Swali linauliza je napenda kucheza mchezo gani? Naeza kwambia kwa uhakika mchezo ambao unapenda kucheza kwa sana ni mchezo wakadanda. Na mchezo wa kadanda ni mchezo mzuri kwa sababu unapata kukimbia na unapokimbia unapata kwamba ni mazoezi kwako na pia unapata kwamba mchezo huu kama we ni mnene unaweza kupunguza kilo. Pia unapokimbia na unaporuka ruka mapafu yako ya nafunguka na unapata kwamba unaweza kuwa mtu ambaye na afya mzuri. Pili, mii mtu ambaye napenda kucheza kusabu mcheza ni nifanya nikuwe mtu ambaye si mvivu. Alafu pia kwa kucheza, nimepoteza kilo nyingi. Tatu, naweza sema kwamba mchezo unanifanya niwe mtu mchangamfu kabisa kwa kila kitu ambapo nafanya. Na pia napenda mchezo wa kujificha na kutaftana kusabu ina kwanga mchezo mzuri ambao hua unafurahisha sana. Kwanza ambapo kama we ni mtu ambaye unajificha na kuna mtu anaye kutafuta. Inabidi ukuwe na ubunifu mwingi ili uweze kujua utajificha wapi ili usipatikane. Tangu niwe mtoto hadi wakati huu, mini mtuwambe ni mecheza sana na kwa kweli kucheza imenisaidia mimi kibinafsi katika maisha yangu.

Jukumu ambayo naipenda kazini kwa hakika kwanza mi ni mtu ambaye napina kupewa majukumu. Kwa sababu unapokuwa na majukumu unajifunza kuwa kiongozi bora. Kiongozi ambaye inamanisha lazima ukuwe mtu ambaye umeaminika kupewa hiyo kazi na mi ni mtu ambaye ni mwaminifu. Pili unapokuwa unapewa jukumu inamaanisha kwamba we ni mtu ambaye unaeza jiendeleza katika maisha yako. Tatu naeza sema ni kwamba. Jukumu ni kitu la maana kwa sababu inaeza kukufundisha wewe kibinafsi kuwa mtu ambaye uneza fanya mambo mingi. Pia nezasema kwamba ni hivi. Jukumu ambayo mi napenda pale ofisini ni jukumu ya kufunza watu. Kwa sababu mi ni mtu ambaye napenda kufunza watu. Napenda kufunza watu mambo mingi kama vile kutumia teknolojia. Ama watu wanapokosea pale kazini nawafunza jinsi ya kutorudia kosa ambayo wamekuwa wakifanya. Kwangu mimi hizo ndo kazi ambayo napenda kwa sana.

Swali ni je, mini mtu wa ubunifu, naeza kuambia kwa uhakika, mi ni mtu ambaye ni mbunifu kwa sana. Kwa sababu, napenda kufanya vitu mingi vya ubunifu kama vile kupika, napenda kupika chakula za aina tofauti. Pia, napenda kuhakikisha kwamba, mini mtu ambaye najikaza kufanya bidii ili niweze kuwa mtu bora katika maisha yangu. Alafu, naeza sema ya kwamba, katika hali ya kuwa mtu mbunifu, unaweza kujifunza mambo mengi kama vile. Mini mtu ambaye kwa napokuwa na wakati huru nahakikisha na jifunza kama vile vitu kushona nguo kama vile kupika, kama vile kutengeneza vitu ambavyo Yani naeza kuwa nimezisoma ama ni mejifunza katika pale mtandao na unapo kuwa mtu mbunifu, unaeza tumia akili ujue kwamba Unapoweza kushika hizi vitu vya kufanya Unaeza jitengenezea pesa wewe mwenyewe kibinafsi na pia uweze kufunza watu wengine ili pia wao waweze kuwa watu wabunifu na naeza kuambia ni vizuri kutumia akili yako tunaishi katika ile dunia ambapo unapata tuna vitu vingi katika mikono yetu Yani tuna wakati huru, tuna teknolojia na unapotumia vitu kama hivi ili uweze kudufaika utagundua kwamba utafanya mambo mengi vizuri.

Swali lauliza na lala masaa ngapi kwa kawaida, mini mtu ambaye na lala masaa kumi, kwa sababu mini mtu ambaye napenda kupumzika kwa sana, pili napenda kupumzika kwa sababu unapata kwa kupumzika na weza kujinufaisha mimi wakati ambapo unapata kwamba sina mambo mingi ya kufanya. Pili, naeza kuambia, katika pale kwa kupumzika, inaweza kunifanya napo amuka siku inayofuata naweza kufanya kazi vizuri bila kuhisi ni uchovu. Ata wakati tuseme ni na vikwazo vingi na na vitu ambapo vina nisumbua kili, mini mtu ambaye naafadhalisha kuliko ni kasirike la mtu ama niongeleshe watu vibaya naafadhalisha kulala ili niweze kupumzisha akili yangu. Tatu, naweza kuambia, kwa kupumzika unapata kwamba, napo pumzika huwa ina nisaidia kia kili pia mimi ili niwe mtu mbunifu, napo pumzika na nikiamka huwa na weza kuwa mtumbunifu na nifanye kazi vizuri.

Swali lauliza ka napendelea baridi au joto, naweza kuambia kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napendelea baridi. Kwa sababu, katika hali panapo kuwa baridi, unapata kwamba inakufanya wewe mwenyewe utulie kwa nyumba, usiende nje pahali kuna nyesha na unapata kuna matope. Na pia, sababu ya pili mimi nasema napenda baridi ni kwamba, mimi ni mtu ambaye joto huwa inanisumbua, yaani inanikwaza. Panapokuwa na joto, ngozi yangu huwa kwa mara nyingi huwa inaharibika ama nikienda nje pahali pana joto, huwa jua linanichoma kwa sana na kwangu mimi joto inaweza inanifanya niskie kwa kana kwamba wakati wa kutembea nanikitembea penye kuna joto, kichwa linafanya kuna inaniuma Tatu naeza sema ni hivi kwamba, joto huwa mimi kwa mara mingi inafanya niweze kutokuwa mbunifu, lakini panapokuwa na baridi nyingi unapata kwamba naeza fanya vitu vingi kama vile naeza fanya kazi, naeza kuwa mbunifu ni hata naeza sema kwamba naeza toka nje, nieze kutembea, nieze kutembea pahali, yaani kilomita nyingi, lakini panapokuwa na joto unapata kwamba sita toka nje.

Swali lauliza, napenda kuenda sinema mara ngapi. Nitadanganya nikisema mi ni mtu ambaye napenda kuenda sinema. Lakini katika mwezi naeza enda kwa sinema mara moja. Kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye natazama vipindi vyangu katika nyumba yangu. Kwa sababu katika nyumba yangu, nina uhuru wa kufanya vitu vyovyote ambavyo nataka. Sinema huwa naona ina vitu vingi ambavyo unafaa kufuatilia kama usiamke wakati watu wanatazama, hufai kufanya hivi, hufai kufanya vile. Lakini pia sisemi kwamba sinema ni mbaya. Ukieza enda na marafiki katika pale unaweza kujiburudisha kwa sana kwa sababu unapata kwamba uko pia mnaweza kutazama vipindi ambavyo mnataka kwa raha na kwa umoja. Lakini pia naeza sema kwamba mimi ni mtu ambaye nafadhalisha pia nisiweze kuharibu pesa kwa sababu kuenda kwa sinema inahitaji pesa. Kwanza inataka nauli ya kufika hadi sinema, inataka nauli ya ambapo ukitoka kumaliza kuona kutazama kitu ambayo kipindi ulikuwa unatazama, ya kurudi hadi kwako na inataka pia pesa ya kulipa ili uweze kuona kitu ambacho unataka kutazama pale sinema. Kwa hivyo inamaanisha itakugharimu pesa nyingi. Ndio maana mi unapata kama ni sinema huwa naenda mara moja kwa mwezi, na nafadhalisha, kama nataka kutazama kipindi naeza ionea tu kutoka nyumbani kwangu.

Swali lauliza nashambuliaje mabadiliko kazini naeza kuambia kwa uhakika mi ni mtu ambaye napenda mabadiliko katika kazini kwa sababu panapo kuwa na mabadiliko inamaanisha kazi inafanywa vizuri. Pili naeza sema ni kwamba mabadiliko usichukulie kama kitu mbaya kwa sababu mabadiliko ineza kuwa ni mwanzo wa kitu kipya ambayo itaweza kusaidia katika kampuni ambao unafanya kazi kwa mfano. Unaeza kwa katika sekta fulani ya kazi na watu wamepatikana wamekua wakiiba pesa nyingi katika kampuni Ata kama unapata kwa mfano walikua marafiki zako na walifutwa kazi na watu wengine wakaletwa, labda kwa kweli unaeza sikia vibaya kwa sababu marafiki zako ama watu ambao ulikuwa unajua mmezoeana wamefutuwa kazi Lakini mabadiliko ambayo italeta mazuri ni kwamba wameandika watu wapya kazi ambao wanaeza aminika Hii inamanisha kwamba, sekta ya kazi itaeza kuchungwa, fedha ya kazi itaeza kuchungwa na mi ni mtu ambae nakubali kwamba kila kitu ina sababu yake ya kufanyika na kwa hivo, naelewa kwamba, kitu inapofanyika, uichukulie katika hali nzuri ya kwamba ina sababu yake ya kufanyika, ili usiiangalie ni kama ni kitu kibaya.

Swali ni je napenda mvua kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda mvua kwa sababu mvua inaleta manufaa mengi katika nchi yetu kwa mfano. Mvua ina kwa mfano wakati wakulima wanapo palilia mimea katika shamba. Inamanisha kwamba mimea hizo zikija zikamea inamanisha kwamba wakulima wataeza kujua kwamba wakati mvua inapoisha mimea zitakuwa. Na mimea zinapokuwa inamanisha kwamba sisi wanainchi wanaweza kuuza wapate pesa zao. Pia sisi wengine ambao tunanunua tunapata chakula cha kula. Kwa hakika sisi binadamu yoyote anahitaji chakula ili aweze kuishi. Pia mvua inaleta faida nyingi unapata kuna mahali watu hua hawapati kuona mvua. Na mvua inapokuja inamanisha kwamba wanaweza kupata maji kama ya kufanya kazi pale nyumbani kama kuosha nguo, kuosha vyombo, wanaweza pata pesa kama vile ya kuuza maji kama kuna watu ambao hawawezipata maji nawanaweza kuweka maji vizuri. Mvua inafaida nyingi. Na kwangu minapenda mvuwa kwa sababu inanifanya akili yangu itulie So hapo usiku, ninapotaka kwenda kulala alafu. Unapata kwamba kelele ya mvuwa inanipa utulivu wa akili.

Ningependa kujifunza nini kipya? Kitu ambayo ningependa kujifunza ni kuweza kushona manguo vizuri. Kwa sababu katika pale kujua ule ujuzi wa kushona nguo inamaanisha utakuwa umejiokolea pesa nyingi. Kwa sababu binadamu unapata kuna wakati ambapo nguo yako inaeza kuraruka ama unaeza taka pia kuenda katika labda umealikwa katika sherehe fullani kama vile harusi na hauna nguo. Hii inakubidi kwamba uende katika pale kwa fundi na utafute kwanza kitambaa ya ambayo angeeza kutumia kushonea nguo na pia lazima akulipishe pesa ya kushona hiyo nguo na kwa mara nyingi utapata kwamba huwa inakugharimu pesa nyingi sana. Na mimi naeza sema kwamba, nitakapojua kushona nguo, itakuwa imeniokolea sana kwa sababu naeza pia kufanya hiyo kama njia ya kujitaftia biashara, pia naeza uza ili nipate pesa. Na pia mimi mwenyewe naeza kuwa najiokoa katika vile ninapokuwa na sherehe ya kuenda, naeza kujitengenezea nguo mimi mwenyewe bila kutumia ile gharama mingi ya pesa.

Je, nimewahi kulima na nimewahi kulima na nimelima mara nyingi sana kwa mfano. Wakati nilipo kuwa katika nyanya yangu na babu yangu, nilipo kuwa mdogo, mii ni mtu ambaye nimezoea kufanya kazi tangu niwe msichana mdogo, yaani mii ni mtu ambaye ni na bidii za mchwa. Na kumbuka kuna wakati ambapo niliweza kulima shamba ya babu yangu, na ilikuwa shamba ambayo kwangu mii naeza kuambia, Ilikuwa nzuri kwa sababu nilieza kulima nikapanda mimea kama vile mihogo, kama vile viazi, kama vile ndizi na vile weza kumea. Na wakati mvua ilipo kuja ulipata kwamba ziliweza kumea na tukaeza kuzivuna wakati zilipoiva. Na kulima si kazi mbaya. Najua sisi tumeishi katika ile wakati ambapo watu wanadhani kwamba shamba ni kazi chafu. Kwa kweli ni chafu lakini ukiona inaleta faida nyingi kwa sababu ukiwa makini utakuja kujua kwamba wakulima wanatengeneza pesa nyingi sana. Na naesema kwamba kila hakuna kazi ambaye ni rahisi kwa hii dunia niwee tu kujitolea na kuwa mweny bidii. Na kwa hivo mtu aki akieza pata pesa na ata kama sio mwenyewe utalima lakini uweke pesa katika kilimo utapata kwamba utapata pesa nyingi.

Swali ni kwamba nilifanya nini asubuhi hii. Leo niliamka mnamo saa tano na nusu asubuhi. Kwa sababu niliamka wakati huu ni kwa kuwa usiku nililala kama kunakaribia asubuhi. Kitu ya kwanza nilichofanya baada kuamka nakumbuka nilienda kufanya mazoezi yangu ya asubuhi. Kwa sababu mimi ninapofanya mazoezi asubuhi inanifanya niwe mchangamfu na niweze kufanya kazi nyingi. Chakula cha asubuhi ambacho nilikula ilikuwa muhogo na kahawa hiyo ndiyo chakula ambacho mimi nilikula asubuhi na yai moja Sikuenda kazini leo kwa sababu leo ilikuwa siku yangu ya kupumzika nyumbani Uliendaaje kazini au kuanza siku yako? Sikuenda kazini nilianza siku yangu hapa nyumbani Leo nilivyohisi asubuhi nilikuwa nahisi mchangamufu Wakati kwanza ambapo nilipoweza kumaliza mazoezi yangu Kwa sababu wakati nilimaliza kufanya mazoezi niliweza kuhisi kama nina nguvu na niliweza kuwa mchangamfu katika kazi iliyofanyika. Pia niliweza kuenda kwa bafu kuoga, kujivaa vizuri, kupanga nyumba yangu iwe safi ili siku iendelee vizuri.

Swali na je napenda kuendesha baisikeli kwa hakika, mini mtu ambaye napenda kuendesha baisikeli kwa sana. Kwa sababu baisikeli kwanza ni zoezi nzuri ya kufanya, pili baisikeli unapata inaeza kutengeneza uwe kibinafsi uwe mtu ambaye unaezafanya mazoezi mingi. Kuna watu ambao pia unapata kwa mara nyingi, wanaenda katika competition ya kuendesha baisikeli. Na unapo endesha baisikeli unagundua kwamba inakufanya yaani miguu zako ziwe na nguvu. Kwa mara ya kwanza unapata kwamba ni zoezi ambayo utakuwa unachoka sana. Haswa pale miguu unasikia kwamba miguu zimechoka. Lakini unapo jitahidi unapo endelea kufanya zoezi hili unapata kwamba miguu zako kwamba inaanza kupata nguvu. Pia zoezi ni njia mtu kupoteza kilo. Ukijiona kwanza kama unashida ya kuongeza kilo sana na umenenepa na unataka kupunguza Naeza kusii kwamba uendeshe baiskeli kwa sababu baiskeli ita kusaidia katika pale kwa kupunguza kilo.

Swali la uliza napangaje ya wiki langu la kazi, naeza kwambia kwa uhakika, mi ni mtu ambaye nina utaratibu nyingi ikikuja katika kupanga kazi yangu. Mwanzo, mi ni mtu ambaye nina nidhamu na naakikisha kwamba ninaweza kupangilia kazi yangu katika mpangilo ambao uneza iliweka. Kwanza, jumamosi ni siku, jumapili ni siku yangu ya kupanga kazi yangu ya wiki ambao inaanza. Naakikisha, inapo fika jumapili, nyumba yangu ni safi, nguo zangu ni safi, ili napoenda kazi sina, sikosi nguo ya kuenda kazi. Tatu, mini mtu ambaye naakikisha kwamba, vitu viangu, vipo, vipo sawa. Naposema hivi namaanisha ni kwamba, wiki yangu ikianza, naakikisha kwamba nimetengeneza chakula mingi ambayo itanipeleka, wiki nzima ini kuwakisha napotoka kazi huwa sipati nina kazi nyingi kwa sababu nakuanisha tayarisha chakula changu na nimesha tayarisha mlo na kila kitu alafu wakati wa kazi mi ni mtu ambaye naenda kazi saa mbili ya subui na narudi sa kumi inamanisha napotoka kazi ni wakati wangu wa kupumzika kibinafsi labda kutazama runinga alafu naakisha kwamba nimeoga kabla nilale na mi ulalapo saini usiku.

Swali lauliza nakunywa maji mangapi kwa siku. Naweza kwambia kwa siku mi ni mtu ambaye na kunywa maji mara kama sita ama kumi. Na maji inamanufaa mengi katika mwili ya binadamu. Kwanza maji inakufanya kwamba ngozi yako ilainike. Pili maji inafanya uwe mtu ambaye hawezi kosa damu inakuongezea damu. Pia unapata hata unapoenda msalani. Huna ugumu wa kwenda haja kubwa kwasababu unapata haujakauka. Na unapata mara mingi usipo kunywa maji, ukienda msalani utakuwa na shida, ata kwa mara nyingi utapata huko nyuma, unapatwa na vidonda kusababu unajikaza kutuwa haja kubwa. Na unapo kunywa maji mengi unapata kwamba pia ngozi yako inang'aa. Ngozi yako huwa hupati inakauka kwa vile. Alafu pia unaona kwamba katika pale pilka pilka za kunywa maji. Maji inakusaidia we kibinafsi kuwa katika hali bora ya kuwa na afya nzuri. Kwa hivo nahimiza watu kuna umuhimu mwingi unapo kunywa maji. Maji inafanya ngozi yako iwe nzuri.

Ni hekima gani nimeyojifunza katika maisha? Naeza kuambia hekima ambayo nimejifunza na imekuwa ya maana katika maisha yangu ni kujua kwamba bidii hulipa. Unapokua mtu ambaye una bidii katika maisha utafaulu lakini ukiwa mzembe utakula umasikini wako. Pili naeza sema ni kwamba. Mimi nimejifunza kuwa mtu ambaye anajua kujitaftia katika maisha. Usingoje watu wakutaftie ila wewe mwenyewe toka ujitaftie hekima ambaye pia nimejifunza ni vizuri kuwa mtu mwenye adhabu na nidhamu kwa sababu mtu unapokuwa na heshima nidhamu ama adabu nzuri itakupeleka mbali yaani watu watakukumbuka kwa adabu yako na unaeza kuwa umekosa kila kitu katika hii dunia lakini unapokuwa na adabu ni kitu ambayo itakupeleka mbali sana pia naeza sema kwamba hivi kitu ambayo pia itakusaidia katika hii maisha Shikana na watu ambao watakusaidia usiwe tu mtu ambaye unapata unatembea na watu kama vile chokora watu ambao ni wazembe watu ambao kazi yao ni kuzungumzia watu vitu kama hivo vitakuharibu katika hii maisha Kwa hivo ni vyema ueze kuwa mtu ambaye una bidii na mtu ambaye unajua kwamba wanaezasaidia watu.

Swali lauliza, napenda kununua vitu wapi? Naeza kwambia napenda kunua vitu sokoni ama duka kuu. Ikiusiana vitu kama vile chakula, kama vile viungo vya kupika, kama vile nyanya, kitunguu, mdalasini, pilau. Vitu kama hivyo. Mini ni mtu ambaye napenda kunua katika soko. Kwa sababu unapata pale sokoni chakula, yan ini, hazijaoza. Ni nzuri kwa sababu zimetoka kwa shamba, ikapelekwa sokoni. Mboga zangu pia mimi ni mtu ambaye napenda kununua sokoni. Lakini kama vitu kama viti. Kama vitu kama televisheni, runinga, radio. Ni vitu ambavyo napenda kununua pale duka kuu. Kama ni nguo pia. Kuna wakati nanuanga nguo duka kuu. Lakini kwa mara nyingi pia naenda kuzinunua pale sokoni Kwa sababu mtu katika pali tunapoishi, ni vizuri kutumia akili. Tafta vitu ambavyo ni beI nafuu. Ili usiweze kutumia pesa kwa wingi. Na naeza kwambia, unapoenda kununua, kitu hakikisha kwamba umeviandika chini ili usiende ukashikwa na tamaa ununue vitu ambavo hukuwa umetarajia kuvinunua.

Swali lauliza, niambie kuhusu chumba, unachokipenda nyumbani. Naeza kuambia kwa hakika, napenda sebule, na naweza kushika ni chumba gani ni kwa nini. Unaweza kushiriki ni chumba gani, chumba ambacho napenda kushiriki ni sebule. Kwa sababu unapata hapo, mnakaa pamoja na ndugu zako, familia yako, marafiki zako, mpenzi wako. Nachokipenda hapo Naezasema ni kwamba ni huwa nimekitengeneza vizuri na huwa kinakaa vizuri Pia hata mgeni anapo kuja kwangu huwa anajihisi ni kama ako nyumbani Napokuwa pale napenda kutazama televisheni Napenda pia kukula pamoja na wapenzi wangu Tukipiga gumzo, tukicheza mchezo kama zile za ubao Pia unapata kwamba hapo pia ni pahali tunapotaka kuongelea vitu vya maana vya maisha kama vile biashara, tunakaa katika sebule, tukipiga gumzo, tukipanga maisha. Nahisi vizuri napokuwa katika chumba hicho kwa sababu ni chumba ambacho nilikitengeneza na upendo nilichukua wakati wangu kuirembesha vizuri ili kiweze kukaa kama nyumba nzuri.

Swali ni napenda shati au tishati, naweza kuambia, mimi ni mtu ambaye napenda shati sana. Tishati huwa naona kwa mara nyingi, ni napovaa huwa hainifanyi ni kae vizuri. Lakini ninapovaa shati nawezaivaa na kitu yoyote, nawezaivaana rinda, nawezaivaa na sketi, nawezaivaa na suluali, na huwa inaonekana na tokea mdogo. Lakini tishati kwangu mimi huwa hainifanyi ni kae yani vizuri. Na ninapovaa shati, watu wengi hunisifu waniambia, dada umeng'ara leo unakaa vizuri, kwangu mimi ninaona shati linanitoa vizuri kushinda tishati. Halafu pahali ninapoishi, unapata pale sokoni ninapoenda kununua shati, shati ni bei rahisi, lakini tishati huwa ni bei ghali kidogo.

Nashughulikia wateja vipi, mteja anapokuja katika duka langu nahakikisha kwamba naweza kumpa kazi nzuri, namkaribisha na upole, kisha naenda namuonyesha, anapotembea katika duka naweza kumuelezea vitu ambavyo viko pale dukani. Pili, ninapomuelezea naweza kumhakikishia kwamba ni vyema, mteja anapokuuliza maswali, usikuwe mtu ambaye ni rahisi wa kuchoka kwa sababu unapofungua biashara, inamaanisha kwamba unataka kusaidia watu ambao wanakuja hapo. Pili, usikuwe mtu ambaye anachoka haraka Hata kama mteja atakuuliza swali mara kumi Mjibu tu kwa uzuri na kama tuseme hauna kitu ambacho anatafuta Mwambie tu tutafanya bidii ili kuweza kuileta kwa sababu muda huu hatuna Pia mteja anapoenda mhakikishie kwamba anaponunua kitu Unamfungia katika karatasi nzuri ili pia mwenyewe anapata kufurahi namaanisha Hata anaporudi kwake anaweza kuambia marafiki zake kwamba alienda katika duka fulani waliweza kumsaidia na ni duka ambalo ni mzuri pia vitu vyako hakikisha kwamba bei yako si ghali sana na pia si chini sana ili uweze kupata wateja na mteja anapoenda mshukuru muambie asantie na anakaribishwa tena hii inamaanisha kwamba mteja atatoka kama ana furaha akijua kwamba alikaribishwa vizuri.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati kwa kweli mi ni mtu ambaye napenda mwanga mkali. Kwa sababu wakati pana mwanga mkali mi ni napata kwamba naeza fanya vitu vingi kwa mfano mi ni mtu ambaye napenda kuogelea sana. Na wakati unapata kwamba kuna baridi ama mwanga ni kati siwezi kuogelea kwa sababu kuogelea itaniiza kunifanya kifua changu kifungane na kitu Lakini wakati ambapo unapata mwanga ni mkali naezaogelea masaa mingi bila kupatikana na shida kama vile homa ama kifua kufungana. Pia naeza sema pia wakati wa mwanga mkali nahakikisha kwamba naweza fua nguo zangu na ziweze kukauka. Kwa sababu unapata wakati baridi inakuja kwa wingi, nguo zako zinawezachukua masiku kaa vile tatu ama nne ili ziweze kukauka. Lakini faida ya mwanga kali ni kwamba nguo zako zaeza kukauka haraka na unaweza pia kuhakikisha zimekauka ukazikunja na ukamalizana na hiyo kazi. Na wakati pia mwanga mkali unapata, watu wengi wanaeza kutafuta kuweka biashara kama vile pahali pa kuogelea ili uweze kupata wateja na upate pesa.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi? Ushauri ambaye ningependa kumpa mtu yeyote ambaye anaanza kazi ni kwamba. Lazima uwe mtu ambaye anabidii katika kazi. Na unapoanza kazi, usiwe na akili ya kwamba tu kila siku, utaweza kutengeneza pesa kwa sababu hiyo ni uongo. Kuna wakati ambapo pesa haitakuwa, kuna wakati pesa ambapo itakuwa. Na wakati pesa ambapo itakuwa, hakikisha kwamba unaihifadhi pesa vizuri. Pili, unapoanza kazi. Hakikisha kwamba umeandika mtu ambaye unaweza kumuamini. Usiandike mtu ambaye kwanza atakuibia pesa ama mtu ambaye hata chukulia biashara yako kwa umakini sana. Pia nawezasema kwamba, pale katika kwa kujianzisha kazi yako kibinasi hakikisha kwamba, unaweza kuwa na pesa nzuri jua ni biashara gani ambyo unataka kuweka Ndio unapoanza ikuwe biashara ya maana Ushauri ingine ambao ningependa kumupa mtu yeyote anaanza kazi Kwa mfano kama unapata kwamba si biashara ya kunanza Unapuwanza kazi na mtu ama kampuni fulani hakikisha kwamba, wewe ni mtu ambaye unajituma na unabidii na enda pale kazini ukijua, unaenda kufanya kazi ambao umeandikwa. Usiende pale kuwa mtu ambao unaenda kuanza kufitina, kuongelea watu wengine, ama unakosa kufanya kazi yako sababu hiyo, itakufanya wewe mwenyewe ufutwe kazi. Na pia kuwa mtu ambaye ni mwaminifu ambaye anayewezategemewa na aneyeza achiwa kazi na aweze kufanya vizuri.

Swali la uliza na kaa hadi saa ngapi usiku, naweza kuambia kwanza mimi ni mtu ambaye saa zingine najipata kwa mara mingine, nafanya kazi hadi hapo, saa saba usiku, saa nane usiku. Na lakini kuna wakati ambapo unapata kwamba mimi ni mtu ambaye pia naweza kulala mapema. Lakini pia haswa naweza kuambia naafadhalisha kulala mapema ili niweze kua mka mapema siku inayofuata. Kwa sababu ninapokaa usiku nzima, napata kwamba nita choka na niweze kutoshindwa kufanya kazi ya siku inayofuata. Lakini tuseme kama najua siku inayofuata kwamba siendi pahali nitakuwa kwa nyumbani. Naweza lala hata usiku wa manane ni kitazama runinga ama nikifanya kazi pale kwa kompyuta. Lakini haswa mimi ni mtu ambaye napenda kufuata ratiba yangu. Kama hainibidi ni kae usiku kucha nawezalala hapo sanne ya usiku ama sanne na nusu ili ni amke siku inayo fuata mapema.

Je napenda kuangalia nyota kwa kweli mimi ni mtu ambaye ninapenda kuangalia nyota. Nyota kwanza ni nzuri na unapokua nje kwanza wakati stima inapotea nyota inaleta mwangaza. Kuna nyota za aina nyingi na unapotazama pale angani, unaweza ona kwamba ni nyingi na huwezi kuzihesabu. Na kuna wakati ambapo mimi napenda utulivu wa usiku kwa sababu unawezalalia nyasi, ukitazama juu, ukifikira maisha yako na ukinyamaza tu ukitulia. Na kwa kweli nyota ni nzuri kwa sababu ina urembo ambao inaleta katika pale angani.

Je napenda kutumia muda na familia yangu vipi. Mi ni mtu kwanza ambaye napenda familia yangu sana. Napenda familia yangu sababu katika hii dunia watu ambao wanaeza kusaidia sana ni familia yako. Napenda kukaa kwanza wakati nilipo maliza shule. Nilieza kuhama katika nyumba mzazi wangu na saizi naishi pekee yangu. Nikipata wakati huwa naenda pale nyumbani kuwatembelea. Ili tuweze kupata muda pamoja, kukaa, kupiga gumzo na kutumia wakati huo kama muda wa familia na naeza kuambia kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda kutembea katika mandhari tofauti na wa familia yangu kwa mfano, unapata wakati wa likizo, sisi ni watu ambao tunapenda kusafiri tunasafiri kuenda kaunti tofauti, tunaeza enda pale pwani baharini tuogelee Pia tuneza kaa pale nyumbani tupike chakula Tukihadithiana hadithi za kitambo kama vile historia ambapo tulipotoka vile maisha ilikuwa na vile maisha ipo saizi Pia si ni watu ambao pia tunapenda tu kupumzika Yani na kupiga gumzo kama familia na ni vizuri kuwa kushikana kama familia Kwa sababu mnapo shikana mnezafanya mengi pamoja.

Swali lauliza natumia mda wangu wa bure vipi. Kwanza mi ni mtu ambaye napenda kuhakikisha kwamba. Napojua naenda kuwa na mda bure. Nitahakikisha kwamba sitaitumia kufanya vitu ambavo havinipei manufaa kwa mfano. Mi ni mtu ambaye napenda kutumia mda wangu kutengeneza pesa hii inamanisha kwamba. Ata kama siendi kazini ile ambao nimezoea kuenda. Mi ni mtu ambaye nitaakikisha kwamba. Na weza kufanya vitu kama kazi zangu za kibinafsi Mi napenda ukulima, mi napenda kuuza nguo na pia kuna wakati iwapo hua nahisi tu mwili yangu imechoka na wakati mwili wangu umechoka huo ndio wakati ambapo unapata kwamba naamua kupumzika ili niweze kuwa na nguvu ya kuendelea pale kazinii Tatu naeza kuambia ni kwamba mda wangu wa bure nahakikisha kwamba Naweza kutumia mda huo kama vile niende kufanya vitu ambavo Napenda kama vile kutembea, kupanda milima kuogelea katika maji na pia kuenda kusalimia majirani zangu ambao huwa napata kwa mara nyingi Tunapokua tukienda kazini huwa hatupatani kwa sana Kwa hivo mda wangu unalingana kama ni mi nimechoka napenda kupumzika kama nina nguvu naezafanya vitu ambavo Napenda kufanya kama vile kuuza nguo kuna katika shamba kupanda mimea pia kutembelea majirani wangu hapa na pale.

Swali ni je nimewahi kuenda katika tamasha la muziki naam, nakumbuka nilipokuwa katika shule ya upili. Hapo nilipokuwa mwaka mnamo elfu mbili kumi na tano. Niliweza kuenda katika tamasha la muziki na ilikuwa nzuri kwa sababu tuliweza kukutana na shule nyingi, tuliweza kutengeneza marafiki, tuliweza kuzungumza mambo mingi. Na kwa hakika, unapata wakati huo, niliweza pia kwa sababu shule yetu tulikuwa tunafanya ukairi wa shairi. Shule yetu ndio ilishinda na tuliweza kuwa bora. Pia, naweza kuambia kwa uhakika, ni jambo mzuri kwa sababu unaweza kujifunza mengi katika mashule nyingine.

Nilipokuwa kazini, kitu kinachonipea motisha naeza kuambia kwa uhakika, ni kuweza kujitafutia pesa mimi kibinafsi na kuhakikisha kwamba naweza kuwa mtu bora. Napokuwa pale kazini nahakikisha kwamba najitahidi na naweza kufanya kazi yangu kwa ubora. Kwa sababu unapofanya kazi yako kwa ubora, mdosi wako anaeza furahia pia akupandishe cheo. Kitu ingine inachonipea ni motisha kwamba, mimi ni mtu ambaye nimejifunza mambo mingi kuhusu teknolojia. Na ninapopata fursa ya kufunza watu wengine inamaanisha ni kwamba wataeza kunufaika na waweze kufanya kazi yao vizuri.

Naam, mii ni mtu ambaye napenda kula samaki. Nanaeza kuambia samaki ni chakula nzuri na chakula nyama ambayo ina afya. Mii naishi katika karibu na ziwa Victoria na nakwambia. Inapofika wakati wa jioni, mimi pamoja na babangu mzazi tunaenda pale katika ziwa Victoria ili tuweze kuenda kuvua samaki. Pia tunapovua samaki, unapata kwamba tunaiuza ili tupate pesa. Watu wengi pale katika jijila Nairobi, jijila naKuru Eldoret wanakuja hadi hapa kisumu ili waweze kurunua samaki na katika hiyo mbinu unapata kwamba sisi Tunaweza kupata pesa, tunapouza samaki na mii ni mtu ambaye napenda kula samaki kwa sababu Huwa hauchukui muda mwingi kuiva Unapoiosha vizuri, unaikata, unaitia chumvi Unaitumbukiza pale katika mafuta ili yaweze kuiva na unapata kwamba napenda kuila na wali, napenda kula na samaki, napenda kula na sima ama chapati. Pia iwe na mboga.

Swali lauliza kama napenda kula wali au ugali. Naeza kuambia mi nimtu ambaye kwa mara nyingi na fathalisha kula ugali kwa sana. Lakini nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa na furahia kula wali sana na nilikuwa nachukia ugali. Haswa wakati mamangu mzazi angeniambia kwamba huwa tunakula ugali. Nilikuwa nakasirika sana kwa sababu nilikuwa naona kuwa ugali ni chakula ambayo haina ladha. Na kitambo nigependa kula wali na chakula nyingi lakini saizi nilivokuwa mkubwa. Mi nimtu nafadhalisha kula ugali hata kila siku kushinda kula wali. Na naeza kuambia kwangu mimi ugali ni chakula kitamu, unaeza ila na mayai, unaeza ila na mboga, unaeza ila na nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, samaki, kuku, yani nyama yoyote au mboga yoyote. Na ugali huwa hauchukui muda mwingi. Maji yanapo chemka, unatia unga wako, unaanza kukoroga, ukiongeza unga polepole hadi uive. Unga inapo shikana, unapunguza moto kidogo na unaipa kama dakika. Kumi ili ieze kuiva vizuri. Na naeza kuambia kwa hakika, ugali ni kitamu, yani mimi wiki hayezi pita ka sijala ugali. Pia unapata waswahili wa mombasa wanaita ugali, sima. Sima ni jina lingine la ugali.

Swali lauliza natumia simu yangu kwa nini zaidi, neza kwambia natumia simu yangu kwa maneno katha na wakatha. Kama vile, mimi ni mtu wambae natumia simu yangu kwa mawasiliano, inamanisha kwamba naweza kuwasiliana na marafiki zangu, naweza kuwasiliana na ndoku zangu, wazazi wangu, pia watu ambao nafanya nao kazi na pia mpenzi wangu. Na teknolojia imileta manufaa mengi katika maisha ya binadamu kwa sababu unapata, katika hili hali ya wasiliano Unaweza kumjulia hali mtu jinsi alivyo Unaweza pia kwakikisha kwamba kama ni kitu ambacho ulkuwa unataka ufanyike katika muda huo Unachukua simu yako na kupiga simu Pili simu yangu imeweza katika kunisaidia mimi kufanya kazi kwa mfano na pokua hapa nyombani naheza fanya kazi yangu katika simu na yu simu pia nitumi pia katika pale kompyuta Naneza kwambia pili Wakati wengine kama binadamu yoyote Kila binadamu wanapenda stare zake, kuna wale ambao wanafadhalisha stare ya kuenda nje katika klabu. Mi simu yangu unapata kwamba naiza tazama a vipendi tofauti kwa kutumia simu yangu ili eze kunitumbuiza.

Je mi ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Kwa hakika, naeza sema inalingana. Inalingana ni wakati gani, inalingana nimekuwa nikifanya nini siku nzima, na pia inalingana jee? Niko na mda huru kwa mfano. Ninaeza napomka asubui Unapata inamanisha kwamba napoamka mapema Unapata siku iliopita Mi ni mtu ambaye unapata kwamba nililala mapema Lakini napo kuwa nimelala siku lala mapema Unapata sitaamka mapema Lakini kwa mara nyingi mi ni mtu ambaye napenda kuamka kwa mapema Kwa sababu napenda kufanya vitu vyangu haraka asubui ili niweze kuvimaliza mapema na mi ni mtu mchangamfu asubui kushinda usiku. Kwa hivyo namaanisha kama ni kazi zangu za nyumba, kama ni kazi za kuenda ofisi, ama mjini, vitu vyovyote ambuvu navotaka kufanya nafadhalisha nifanye mapema ili usiku niweze kupumzika.

Jeni ninaweka picha zangu mtandaoni kwa hakika mi si mtu ambaye napenda kuweka picha zangu mtandaoni Kwa kuwa mi si mtu ambaye napenda kuweka mambo zangu pale pahali watu wengi wanaeza kujua vitu ambavyo unafanya, vitendo ambavvyo unaviendeleza Mi ni mtu ambaye napenda siri na napenda siri kwa sababu unapata unapokuwa na siri Inamanisha kwamba watu wengi wanaeza jua vitu ambavyo unafanya na pia hawata kuwa na mambo ya kuongelea kwa sababu hawajui kukuhusu. Lakini unapoweka mtandaoni unafaa kujua kwamba sikila mtu ni mzuri hapo, sikila mtu ana roho safi. Kuna watu ambao watakuongelea vibaya, kuna watu ambao watakusingizia, kuna watu ambao ni joro chafu na waneza andika mambo ambayo ya neza kukera wewe mwenye kama binadamu yoyote. Na unapata katika hii dunia tunayoishi, wazazi wengi wanatengenezia watoto wao mitandao na unaanza kuwaekea po picha zao katika mtandao. Na naweza kwambia si jambo mzuri kwa sababu utapata mtoto atakuwa mkubwa naanze kuwa anahasira kwa sababu haku jichagulia hyo maisha kwa sababu mzazi wake ndiye aliamchagulia. Kwa hivo mimi neza sema mtandao ni mzuri na pia mtandao unaweza kuwa mbaya. Yani kuwa na akili hata kama uko mtandaoni usieke kila kitu mbayo watu ambao wanezaona.

Napendelea suruali au sketi naweza kwambia mimi ni mtu ambaye napendelea suruali sana kwa sababu suruali huwa ina adabu naweza kusema kwamba kwangu mimi suruali si fupi saa zingine unapata kwamba sketi ni fupi na katika pale sketi unaona kwamba sketi unaweza pata kwamba ni fupi na unapo tembea ama uanguke kwasababu vitu vingi zinaweza fanyika unapo anguka utapata kwamba uchi wako unaweza kuonekana lakini kwa mfano uanguke na suruali suruali huwezi onekana kwasababu huwa haionyeshi uchi wako kwa mimi nahafadhalisha suruali lakini siyo sketi na wakati ambapo kweli inanibidi ni vae sketi huwa mimi navaa sketi ambayo ni refu ambayo ina nidhamu kwasababu katika tamaduni na desturi yetu wasichana hawafai kuonyesha uchi wao yani huafai kuonyesha ngozi yako yani ni bwana wako ambaye atakuoa na atakutoa mahali ndiyo anafaa kukutazama na pia ni vizuri kuwa msichana ambaye ana nidhamu na anajipenda Hii ina maanisha unapojipenda huonyeshi uchi wako kwa watu.

Swali ningependa kurudi ujana na kwa kweli ujana ni moshi ukienda haurudi. Na mi naezasema kwamba hivi. Siwezi kupenda kurudi ujana kwa sababu ujana unapata inapoenda hairudi. Na kuna makosa ambao nilipata kutenda nilipokuwa ujana wangu. Na siwezi kuutenda saa hizi kwa sababu unapata mi ni mtu ambaye nimekomaa kiakili. Nimeweza kujifunza mengi katika makosa ambayo nimefanya. Ila naezasema saa hizi wakati nimepokomaa naezafanya, yaani mambo, kwa njia ambayo ni afadhali. Na tuseme ningepewa hiyo wakati, kwa sabubu nikisema nirudi ujana wangu namaanisha kwamba vitu ambavyo nimeweza ku, yaani kufanya saa hizi mafanikio zangu havitakuwa. Kwa hivyo, mi ni mtu ambaye nasema. Kama ni kosa ambalo ulifanya ulipokuwa mtoto jisamehe na kwa sababu maisha lazima iendelee. Na hukufanya kwa sababu ulifanya kwa sababu haukuwa unajua. Na lazima maisha isonge kwa hivyo mi singependa ku kurudi ujana yaani nataka maisha yangu yaani yazidikuwa vyema.

Ni zoea gani nzuri niloojenga, naeza kuambia kwa uhakika, mimi ni mtu ambaye nina nidhamu sana, yaani namaanisha kwamba. Napojiambia kwamba nataka kufanya kitu fulani, huwa siisemi nitafanya, nitafanya, nitafanya ila naweza kulitenda. Kuna watu ambao hawana yaani kwa kuongea ni rahisi lakini kwa matendo ni ngumu. Mimi nahakikisha kwamba naposema kitu ni lazima nitende ili niweze kufaulu katika maisha yangu. Pili, naeza kuambia, mimi ni mtu ambaye nimezoea kuwa na nidhamu na kuheshimu mkubwa ama mdogo kwa sababu unapoheshimu watu ni jambo nzuri na ni kitu nzuri na pia unaeze enda mbali katika maisha. Ni vizuri kuhakikisha kwamba una roho safi huonyeshi mtu yeyote dharau ili pia wao wasikuonyeshe dharau. Na pia zoea nzuri ambao nimejenga ni kuhakikisha kwamba mimi ni mtu ambaye nina bidii yaani kuhakikisha kwamba naweza kutimiza lengo langu katika maisha na pia naeza kufaulu mimi kibinafsi kwa sababu na mambo mengi ambayo naeza taka kuyafanya mimi naeza penda yaani nitengeneza maisha yangu yawe nzuri naeza penda pia niweze kusaidia watu ambao ukweli katika hii dunia hawana hawana uwezo. Kwangu mimi hiyo kukua na bidii inamaanisha kwamba sitai chezea maisha yangu ila naweza kufanya bidii.

Rangi ambayo napenda kwa ukuta ni rangi nyeupe kwa sababu rangi nyeupe kwanza huwa ni nzuri sana na linafanya nyumba yote lin'gae na liweze kuwa rembo. Na unapoangalia unapotazama rangi nyeupe. Unapata kwamba rangi nyeupe inaweza kukufanya kwamba wewe ambaye unatazama kuwana kwamba ni rangi nzuri na ni rangi ambayo inapendeza. Pili naweza sema ni kwamba, rangi nyeupe unapata kwa mara nyingi pia inahitaji mtu ambaye ni msafi na ni mtu ambaye anaeza chunga na alinde nyumba yake. Kama we ni mtu mchafu naweza kukwambia kwa kweli, usijaribu kuweka rangi nyeupe kwa sababu utachoka kufanya usafi katika nyumba yako. Lakini pia nesema rangi nyeupe inafanya ni nyumba ama ukuta wa nyumba un'gae.

Napumzika vipi baada ya siku ndefu uneza kwambia kwamba siku inapoisha mini mtu ambaye nakikisha kwamba naweza kuwa na wakati wangu wakipekee ambao sifanye vitu vya kazi ama pia unapata kwamba siwezi kujuhusisha na vitu ambao vya vita ni sumboa mimi akili. Hii inamanisha kwamba nikipo napofika nyumbani nakikisha kwamba naoga Napo oga vizuri napenda kuchukua mda wangu katika bafu naoga nang'ara Chakula changu kinakuanga tayari kipo tayari na weza tukuitua pale Nieke kwa sufuria na niweze kuipasha nile Napo kula chakula changu nakikisha kwamba naweza kutazama runinga kipinda ambacho nakipenda na simu yangu inakuanga ikifika saa tatu ama saa tatu unusu Sambili unusu nakuanga nimekizima ili niseze kusumbuliwa. Kwa hivo namaisha kwamba napumzika kwa ustare wangu pale nyumbani ili niweze kuanza siku yangu ya usiku vizuri. Kisha inapofika saa nne unusu ama satano ndio wakati wangu wapo unapata kwamba nenda kulala.

Swali lauliza, anapoke aje maoni kutoka kwa watu wengine. Naeza kuambia kwamba, unafaa kujua kwamba maoni si kitu mbaya. Inalingana kwamba mtu alisema vipi na aliisema na nia gani. Kuna watu ambao wanatoa maoni kwa ile njia ya dharau. Kuna watu ambao wanatoa maoni kwa ilei njia ya kukweza kukufunza ili we mtu bora. Na kwangu mimi naweza kuambia, maoni ni mzuri kwa mfano unapokuwa na biashara yako. Ni vizuri upate maoni ili ujue kama unafanya kazi nzuri ama kazi mbaya kwa mfano. Unapokuwa na duka lako la kusonga nywele ama kupaka kucha. Watu wanatoka wakuambie nilifurahia, nilipata kazi nzuri na nimeweza kung'ara hadi marafiki zangu, wanauliza nilifanyiwa wapi kazi hii. Hiyo inamaanisha kwamba unapopata maoni unajua kwamba unafanya kazi nzuri. Kwa mfano tuseme pia kama unauza bidhaa kaa vile za urembo. Na mtu akwambie kwamba mafuta hii haikunifanyikia vizuri naona kwamba ni mbaya. Inamaanisha kwamba utakaa ukijua kwamba ili bidhaa usiweze kueleta kwa duka lako kwa sababu umepata kwamba labda watu wengi wamekwambia inawaharibikia. Kwa hivo maoni ni mzuri naichukulia vizuri kwa sababu usipopata maoni hauta jua kama unafanya vizuri ama unafanya vibaya. Lakini kama unapata mtu anakuambia maoni kwa ile njia ya dharau hiyo ndo kitu mbaya. Lakini kama anakuambia kwa njia nzuri inamaanisha, hiyo ni kitu mzuri ili uweze kama kuna pahali pakurekebisha, unaweza kurekebisha. Kama ni pahali pazuri unajua kuzidisha ili kue nzuri zaidi. Pia unapopewa maoni kwa mtu wa shukrani kusema asante.

Mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba situmii muda wangu pale mtandaoni kwa sana. Na unapata kwa sababu unasema hivyo ni kwa kuwa mtandao unaweza kuwa mbinu ambao unaweza kukupotezea wakati mwingi haswa. Kwamfano, mimi ni mtu ambaye napenda kuhakikisha kwamba. Ninapoenda pale mtandaoni na kama nimesema kwamba huu ni muda ambao nimetenga ilikuweza kujiburudisha. Huwa natumia masaa mawili au masaa matatu. Pia unapata kwamba Sipendi kuharibu muda wangu pale mtandaoni kwa sababu Unapo haribu muda wako inamaanisha kwamba hutaweza kufanya kazi kama vile kama tuseme ulikuwa na kazi ya nyumba autaweza kufanya ama utaifanya wakati ambao umeharibu wakati mwingi hutaweza kufanya kazi yako ile ya ofisi Kwangu mimi kwa siku unapata natumia kama masaa mawili ya kujiburudisha katika mtandao hizo masaa zingine labda ni melala ama nafanya kazi ya ofisi. Ili niweze kuhakikisha kwamba natumia muda mwingi kufanya vitu za maana sana lakini si vitu ambavyo vina nipotezea wakati.

Swali ni je na penda hesabu kwa hakika mini mtu ambaye na penda hesabu. Na naeza kuambia hesabu ni nzuri kwa sababu unapata kwamba inaweza kukufunza mengi. Ata katika maisha yetu ya kila siku, lazima unapata kwamba unafaa kujua hesabu kwa mfano. Unapoenda pale katika dukani. Na unataka kununua bidhaa flani kama vile bidhaa kama vile unga. Unga na unapata una miambili na unga inauzwa miamoja. Unafaa kujua baki lako ni miamoja. Kama tuseme umenunuwa kitu na pesa ija tosheleza. Unafaa kujua nafaa kuongeza ngapi. Hii ina maanisha kwamba hesabu ni muhimu katika binadamu yoyote. Ata unapofanya biashara. Lazima ujue hesabu kwa sababu. Lazima ujue jinsi ya kuongeza, jinsi ya kuzidisha, jinsi ya kutoa na jinsi ya kuongeza. Ili usipate kama ukona biashara, unaenda katika hasara nyingi kwa sababu wewe kibinafsi hujui na hukielewi hesabu. Pia nilipokuwa pale shuleni, mini mtu ambaye nilikuwa napata alama A katika hesabu. Na ata nilikuwa napenda kufunza wenzangu hesabu ili waweze kupita. Na nakwambia, unapofanya, ndo uweze kupita hesabu, lazima ukuwe unaifanya mazoezi yake kila siku, kila siku ili uweze kukielewa. Unapoipenda pia utapata kwamba unaielewa Lakini uki chukia itakuwa vigumu kwa kukisoma kuielewa.

Napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni mi ni mtu ambaye kwanza napenda kusoma habari katika mtandao kwa sababu umuhimu wa teknolojia ni kwamba imeweza kuturahisishia mwasiliano kati ya sisi na watu wengine. Pili, unapata katika kwa kutumia mtandao, unaweza kufanya vitu vingi kamfano vile. Unaeza kukitazama habari, pia unaeza kuwa ukifanya kazi. Lakini unaposoma gazeti inabidi kwamba we mwenyewe kibinafsi ukuwe umekaa chini ili uweze kuchukua muda wako kusoma gazeti. Na naezasema kwa kweli gazeti, umepitwa na wakati kwa sababu vitu vingi sikuizi unapata huwa zina unyeshwa katika mtandao. Na mtandao ambao unapata natumia kusoma habari ama kutazama habari ni pale Citizen TV Kenya, KBC Channel pale Kenya, KTN Kenya. Unapata hizi ni mtandao ambao huwa zina kuelezea vitu matukio ambavyo vinafanyika katika inchi yako na inchi za nje. Hili uweze kujua nini ambayo inaendelea katika dunia.

Nyama gani ninayoipenda zaidi naeza kuambia. Nyama ninayoipenda ni nyama ya kuku. Kuku ni chakula kitamu sana na samaki pia ni nyama ambayo naipenda. Kwa sababu mi napenda nyama nyeupe lakini sipendi nyama nyekundu. Nyama nyekundu ambao huwa zinaongelewa ama zinasemwa kwa mara ni kama vile nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na kwangu mimi unapata ata unapotayarisha nyama ya kuku Khuwa huchukui muda mwingi kwa moto huwa inamaanisha kwamba haitakumalizia moto wako Pili kwangu mimi naona nyama ya kuku ikiwa tamu kwa sababu nyama ya kuku na nyama ya samaki Unaeza ila na kitu chote, unaeza ila na wali, unaeza ila na sima, unaeza ila na chapati na ni kitamu, kuna pia kuna njia nyingi ya kupika, unaeza ichemsha, ule kaa nyama imchemshwa, kuku amba oumechemusha, unaeza kula amba umekarangwa, kuku ambao umechomwa, pia vile samaki vivo hivo unaeza itengineza katika mbinu hiyo. Na si lazima uwe kuku mzima. Katika soko letu, ukitaka kuku nusu unaeza uziwa, ukitaka kuku mzima unaeza uziwa, na bei huwa si ghali, unapata zingine labda ni mia mbili, mia moja na hamsini, mia tatu, kama ni kuku mzima unapata ni mia sita. Lakini ule kuku wa kienyeji huwa ndio bei ghali zaidi, lakini pia unapata kwamba ina afya nzuri. Haswa unapochemsha nyama huo kuku Unapata kwamba unaeza kunywa supu yake Kwa sababu supu yake huwa inasaidia mifupa na mishipa ya mwanadamu.

Swali lauliza je napenda kukimbia? Kwa hakika napenda kukimbia kwa sababu kukimbia ni mazoezi nzuri ya binadamu. Pia kwa kukimbia unapata kwamba waeza kuchunga mwili yako iwe nzuri. Alafu naeza sema kwamba pali kwa kukimbia ni mazoezi ambayo ya inaweza kukuchangamsha wewe mwili yako kila siku. Na pia unapata kwa kukimbia, unapata kwamba we mwenye kibinafsi kwa kweli, unaweza kwa mtu ambaye ni mchangamfu. Kwangu mimi napenda kukimbia asubui na jioni. Na nimeweza kupoteza kilo nyingi pale ninapokimbia.

Nina mahusiani gani na wazee wangu. Naeza kuambia kwa hakika mi ni mtu ambaye na heshimu wazee wangu kwa sababu. Heshima ni kitu cha maana katika pale tunapoishi. Mwanzo ni vizuri kuelewa kwamba unapo heshimu waze wako unaweza kuenda mbali we kibinafsi. Pia naeza kuambia unapoheshimu utajua kwamba ni vizuri we mwenyewe uweze kujua kwamba. Unapoheshimu waze wako, wanaeza watakupa baraka katika maish yako. Na mini mtu ambeo pia napinda kwasaidia wakati huru naenda pale na wasaidia kity mbacho wanataka kama ni kazi, kama ni kuoshewa nguo, kama ni kuoshewa nyumba. Pia unapokaana wawo karibu kwa karibu utajua kwamba wanamawaidha mingi na wanaakili mingi ambao unapata wanakufunza mambo mingi ya maisha na kwangu mimi nimeweza kujua mingi kupitia na wao na ni watu wazuri na ni watu ambao kwa kweli unapata wanatutakia mema katika maisha yetu.

Wakati najipata kwamba ni na wasiwasi mwingi, huwa mii na hakikisha kwamba natafuta njia ama mbinu ambavyo na weza kutuliza akili yangu. Unapata kwamba napokuwa na wasiwasi mwingi na hakikisha kwamba na weza kutulia mii kibinafsi ama pia unapata na weza kufanya vitu ambavyo vina nituliza akili kwa mfano. Mii ni mtu ambaye napenda kuogelea sana. Wakati unapata ni na mafikira mengi nahakikisha kwamba na weza kutulia ili niweze wakati ambapo akili yangu imetulia kama nikienda kuogelea kwa maji na weza kufanya vitu vingi kama vile kuwa mbunifu na naendelea na kazi yangu. Pia kuna wakati wengine napata napokuwa na wasiwasi mwingi huwa na zima simu ili isiweze kunipea mafikira mingi. Napo zima simu napenda pia ni lale kwa sababu napo lala alafu niamke napata kwamba naweza kuwa nimetulia. Napia napo kuwa na wasiwasi mwiingi pia napenda tu kupumua kwa utaratibu ili akili yangu na roho yangu iweze kutulia.

Je, napenda kusoma gazeti? Naweza kuambia kwa uhakika mimi ni mtu ambaye napenda kusoma gazeti kwa sababu unapata gazeti huwa ina maarifa mengi ambayo yatakusaidia we kibinafsi na pale katika gazeti unajua kwamba kuna vitu vingi ambavo uneza soma. Unaweza soma habari za dunia nini ambayo inafanyika katika dunia pia unapata kwamba unaeza soma vitu kama vile vya kuburudisha kama waimbaji, nini ambao inafanyika katika nchi yenu yaani vitu vya udaku pia uneza ona yaani vitu vingi kwangu mimi napenda kusoma gazeti lakini siku hizi huwa siisomi sana kama vile ambavyo nilikuwa na visoma nilipokuwa mdogo. Pia hunapata katika gazeti zetu za Kenya, huwa panamchezo zile ambavo zinaweza kufanya mbunifu kujaza pengo kutafuta jina ili ujaze pengo ili ushinde, kwangu mimi napenda gazeti sana, na pia gazeti ni bei nafuu unaeza ipata katika shilingi ishirini ama shilingi hamsini, lakini kama gazeti nile la East Africa unapata ni shilingi ya miya moja na ina habari mingi ya East Africa.

Swali ni je napenda chakula kitamu na naeza kwambia kwa uhakika. Mini mtu ambaye napenda chakula kitamu. Kwa sababu, sithani kuna mtu katika dunia yoyote ambaye anaeza penda kula chakula kibaya. Na ndio maana kwa mara nyingi. Naeza sema si eti watu wana hapiki chakula vizuri lakini. Kwangu mimi nafadhalisha labda kula chakula changu ama chakula ambacho mpenzi wangu amenitengenezea. Ama ni kule chakula chamamangu. Kwa sababu, tuseme tu ukweli. Siki la mtu anajua kupika chakula na kwa kweli unapata wanaeza pika chakula lakini hawapiki chakula kitamu na mini mtu ambaye napenda kula chakula ambayo inaladha nzuri na pia chakula kisafi. Kuna watu kwa kweli wanajua kupika chakula tamu Lakini swali ni ni watu safi ni watu ambao wali hakikisha kwamba wameosha viungo Wamevikamua, wamevipika vizuri na ndio maana mina penda kula kwangu kwa sababu watu wengi unapata wanapo anza kupika Huwa hawaoshi mkono, huwa hawazingatii usafi na hiyo ndo kitu ambayo unapata inanikera ama pahali wanapo pikia kama mfano ni jikoni pao jikoni pao ni pasafi na kwangu mimi ndio kitu na naangalia sana kwa sababu nafaa kua kikisha jikoni ni safi.

Uzoefu gani wa kushangaza ambao nimewahi kupata? Naeza kwambia kwa kweli, kuna wakati ambao ilikuwa mwaka mnamo 2018. Nilienda katika pale County ya Kajiado, huko ndani ndani ambapo unapata kwamba maendelo yaani si kwa wingi. Na nilipofika katika kaunti hiyo, nilieza, ni ya wamaasai, nilieza kupata kwamba kuna mila na desturi ambazo hua wanafuatilia hadi wa leo na iliweza kunishangaza kwa kweli. Kwa mfano, unapata katika mila na desturi hiyo, kuna wasichana ambao hawajawahi pelekwa shule. Na hawajawahi pelekwa shule kwa sababu wanaamini kwamba msichana pahali pake ni pale jikoni. Na anapokuwa pale jikoni, kazi yake ni kupika na kuhakikisha kwamba mumeo ameweza kukula, halafu pia umeweza kumzalia na umeweza kumshugulikia pale nyumbani. Na kilichonishtua ni kwamba katika, ukikuja hapa mjini kama vile Nairobi, kwa sababu Nairobi unapata kuna maendeleo mengi, kuna kabila nyingi, watu wanafanya kazi na tumeweza kupata funzo kama vile masomo. Na unapoenda pahali unapopata wasichana wengi hawasomi, huwa inashtua kwa sababu unashangaa mbona hawapewi funzo. Na naeza kuambia kwa mimi, kwangu mimi inaniweza kunishitua kwa sababu kitu cha maana najuwa ambapo unaeza patia msichana yoyote ni kuhakikisha kwamba umeweza kumpa masomo. Kwa sababu masomo ni gumzo, ni gunzo lake. Na hivi namaanisha kwamba, unapoweza kusoma, maisha yako yanaeza kuwa bora. Na nilipoenda huku unapata kwamba wasichana haoni kama ni kitu kikubwa kwa wao kuelewa wakati umri unapofika ni kitu ambao wanaona kwamba halina shida.

Harufu ni nayo ipenda kwa sana, ni harufu ya haluwa kwanza napenda harufu ya chakula nzuri, kwa sababu mii ni mtu ambaye napenda kula chakula kitamu sana, na pia chakula kitamu kinaweza kunifanya, pia niwe na furaha, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama vile, unapokuwa na siku ndefu, alafu unaporudi kwako, unapata unakula chakula ambacho kinaweza kukusinya, Yaani unapata unakasirika, unapata hakiku pikwa vizuri, hakina ladha, ni kichafu, pia unapata ukikula mchuzi mchuzi si mtamu. Kwangu mii napenda harufu ya chakula nzuri kama vile chapati, kama vile maharagwe, kama vile sima, kama vile pia kuku. Pia naeza sema, chakula ambacho pia, harufu pia ambacho nakipenda sana ni harufu ya manukato kama vile ya waarabu. Mii ni mtu ambaye napenda kujipaka manukato kama vile ya waarabu. aMbapo unapotoka inje unaponukia unanukia haluwa nzuri, haluwa ya kupendeza. Na unapata kwamba marashi yao huwa haishi harufu kwa haraka kama hizi marashi zingine. Kuna marashi zingine ambapo unapo kama zile za wahindi. Si kwa ubaya lakini kwangu mimi. Harufu ya wahindi unapata yananifanya nisikie kutapika. Yaani ina ni pia kisunzi. Lakini manukato vile ya waarabu huwa ni nzuri na napenda sana na nakumuka mtu ambaye alinifanya nijue manukato hii ni babangu kwa sababu babangu anapenda harufu nzuri Yaani ye haezi toka kwa nyumba kama hajajieka manukato ambayo yana nanukia.

Ninajenga vipi mahusiano yangu na wafanyi kazi wengine? Naweza kuambia kwa kuwa mimi ni mtu ambaye napenda kuheshima kwa watu wote. Hii inamaanisha kwamba naheshimu wakubwa wangu, naheshimu wadogo wangu hata kama ni wafanyikazi wangu. Pia ninapofanya nao kazi nahakikisha kwamba hatuongeleshani na dharau. Tunaungeleshana na heshima, tunahakikisha kwamba tunasaidiana katika kazi yote ambayo tunafanya. Na pia, wakati mtu anapokuwa na wasiwasi wowote, tunaweza kusaidiana. Kwa sababu, tunaposaidiana, tunaweza kuenda mbali. Pia, kitu ingine ambao, mimi naweza kuambia kwa kweli napenda, ni kusema kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda kumpa mtu yoyote heshima. Usionyeshe mtu mwngine dharau na. Pia, ikifika wakati wa kulipana kama ni mimi nimeandika watu kazi. Usiwe, mi si yule mdosi ambaye nakawia na pesa ya watu wengine nahakikisha kwamba nimeweza kuwalipa mapema ili waweze kuhakikisha kwamba wanaweza lipa mahitaji yao.

Ninafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati, kwa wakati. Naeza kwambia kwanza mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba nafanya kazi yangu kwa wakati ambao unafaa. Pili mimi ni mtu ambaye sipendi kupoteza muda wangu wowote. Hii ina manisha kama ni wakati wangu wakufanya kazi Situmi simu Kwa sababu simu unapata unapokua pale mtandaoni inaeza chukua wakati wako mwingi na wakati ambapo utapata unagundua utagundua kwamba masaa mengi yameenda Pili mimi ni mtu ambae nahakikisha kwamba Nafanya bidii asubuhi na mchana ili niweze kuwa na maisha bora kwahivo kwa mfano kama nikona kazi fulani na kazi hiyo inahitajika kama baada ya siku mbili ama tatu unapata kwamba nahakikisha kwamba nimeimaliza na siku moja ama mbili ili nisiweze kufanya kazi dakika ya mwisho Naeza himiza mtu yoyote Unapopanga ratiba yako hakikisha kwamba ratiba yako iko kamili na iko sawa ili usipate kwamba wewe ni mtu ambaye unayefanya kazi wakati wa dakika ya mwisho. Kwa sababu kwa mara nyingi unapofanya kazi wakati dakika ya mwisho utagundua kwamba unaeza fanya kazi lakini usiifanye vizuri na isikue kazi nzuri ambae inafurahisha.

Kutembea wapi kwa hakika, inchi ambayo ningependa kutembea, ningesema ni inchi kama vile Somalia na Ethopia. Kwa sababu hizi ni inchi ambao ni nzuri na mandhari yake ni nzuri. Pia ningependa kujua tamaduni zao, desturi zao, na jinsi chakula ambacho unapata kwamba wanakula, vipi wanaishi, shule wanaenda vipi wanatumia mfumo gani. Kama vile niligundua juzi kwamba Ethopia haifuati kalenda ile ya kawaida. Ethiopia huko saa hizi ni mwaka mnamo elfu mbili kumi na nane. Kwa hivo nataka kuenda huko na nijue mbona hawafuati kalenda ile ya kawaida ambayo dunia nzima inafuata. Pili naweza sema kwamba nataka kuchanga pesa ili nihifadhi pesa vizuri ndio nipate kuenda kutembelea huko. Muda ambao ningeteka kuenda kutembea Ethiopia ni kama wiki mbili, kama ni Somalia wiki moja, kisha nirudi katika inchi yangu. Na ningependa kutembea huko na familia yangu ili tuweze kupiga picha, ili tuweze kutengeneza kumbu kumbu ambayo hatutasahau.

Swali ni je napenda paka au mbwa. Naeza kuambia kwa uhakika. Mi ni mtu ambaye napenda mbwa kwa sana. Kwa sababu pia napenda paka. Sisemi kwamba ati nachukia paka. Lakini ni vile unapata kwamba mbwa kwangu mimi. Unapata kwamba ni mnyama mzuri. Mnyama ambaye anaeza tegemewa. Mnyama ambaye analinda boma. Kwa mfano panapokuwa na watu kama wezi. Ama watu ambao wanakuja kwako na hawafai. Unaposikia mbwa akibweka. Unapata kwamba mbwa inaweza kukuambia na kutahadharisha kwamba kuna jambo inalo tendeka ama liko tayari kutendeka. Na hivi naeza sema kwamba katika boma ni vizuri kuwa na mbwa. Mbwa pia ni mnyama ambaye huwa ana upendo mwingi kwa mfano. Ata ukieza acha mtoto wako mdogo unapata kwamba mbwa inaweza kumlinda na haiezi kumfanyia kitendo kibaya. Pili naeza sema, mbwa ni ule mnyama ambae, ana upendo mnaeza cheza na yeye kuwa na furaha na, kama wewe ni mwenye mbwa, unapata kwamba pia wewe inakuchunga vizuri. Pia naeza kuambia nimefuga paka, paka ni mnyama mzuri, lakini anae manufaa mengi sana ni mbwa kushinda paka. Kwa sababu paka ni mnyama ambaye ana maringo mengi yaani kazi yake ni kukula na kulala lakini mbwa unaona kwamba ana manufaa mengi kama kukuchunga, kukulinda na kufanya boma iwe nzuri.

Je, nimewai kuona bahari. Kwa kweli, nimewai kuona bahari. Mi ni mtu ambaye nilizaliwa mjini pale Mombasa. Na pale Mombasa, naeza kuambia kwa kweli, nilieza kuona bahari. Na bahari ni nzuri kwa sababu ni kubwa alafu kitu ambacho kinanishangaza na bahari. Unapo amka asubuhi sana, utapata kwamba bahari, maji yaani yameenda. Lakini ikianza kufika jioni, hapo mchana, maji huwa yanarudi ufukoni. Na kitu nzuri na bahari ni kwamba maji ni mazuri. Kwa mfano kama ukona kidonda na uende uogele katika maji ya chumvi, hayo maji ya chumvi yanaaeza kuponya kidonda chako. Pia kitu nzuri kuhusu na bahari ni kwamba pale baharini pana wanyama aina tofauti nyingi ambao wanafurahi kama vile samaki, kama vile papa, kama vile starfish. Na hizi wanyama ukiwaona kweli ni wanyama wazuri, wanafanya maji yaani yakae vizuri. Na nakuambia kwa kweli, ni, yaani ni pahali pazuri. Na naeza kumbia nimeona bahari ya malindi, bahari ya pale Mombasa, ya nyali, ya kwale. Na kumbuka juzi nilipoenda, mwaka wa uliopita nilipoenda Mombasa, pale diani, tulieza kusafiri pale katika Robinson Island. Na nakuambia tuliogelea katika ya bahari. Ilikuwa wakati mzuri kwasababu tulieza kufurahia.

Ninaandaa ripoti za kazi vipi? Kwanza naeza anza kwa kusema kwamba ripoti si ngumu kuandika. Ripoti ni kitu rahisi na nilipokuwa shuleni, nilipokuwa mdogo hapo darasa la sita ama la saba tulifunzwa jinsi ya kuandaa ripoti. Na sahizi vyenye nimekuwa mkubwa, nimepata ninaandika ripoti nyingi kwa sababu unapokuwa katika kazi. Lazima uwe ni mtu ambaye unajua kuandaa ripoti. Kwanza, unafaa kujua unaandika ripoti gani sababu kuna aina nyingi za ripoti. Kuna ripoti ka vile za kazi, kuna ripoti za shule, kuna ripoti za biashara, kuna ripoti aina nyingi. Na jinsi ninavyoandaa ripoti naeza kuambia kwanza nahakikisha najua kitu ambacho naandika. Lazima likue na unandikapo hii ni ripoti ya hii na hii. Utafute, lazima uende mtandaoni ujue kitu ambacho unandika. Lazimo ukuwe na pale kibwagizo chako, maudhui yako, pia unapoandika hakikisha kwamba umepitia ripoti yako kujua kwamba umeandika vizuri. Ili ndo unapo kipitisha mbele ya watu, unapata kwamba umeandika vizuri na kina kina kila kitu. Pia unapo maliza andika sahihi yako ili iweze kujulikana kwamba limetoka kwako.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo naeza kwambia wazo ninayo nzuri nahisi kwamba leo itakuwa siku nzuri kwangu mimi, kwa marafiki zangu na pia kila kitu ambacho ntakuwa nafanya. Na pia itakuwa siku nzuri ya leo kwa sababu unapata mimi ni mtu ambaye napenda kuweka akili yangu kwa kufikiria mema. Na unapofikiria mema, mema yatakukujia. Pia wazo nzuri ni kwamba leo naenda kumtembele rafiki yangu, ikifika jioni, nifike kwake nimsalie yeye na mtoto wake, na tujumuike pamoja pale kwa kukunywa chai, kwa kupiga gumzo, ili tuwe na wakati mzuri. Naweza kuambia pia wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kwamba nafurahi kwa kuwa najua jioni nitaongea na wazazi wangu niwajulie hali na nijue jinsi wamekuwa.

Swali linauliza niambie kuhusu jinsi unayotumia kupumzika. Jinsi nayotumia kupumzika naeza kwambia. Mini mtu ambaye na nimependa sana kufanya mambo kama vile kulala ama kutembea nje kuangalia tu mandhari. Kitu kinacho nifanya nitulie naeza kwambia ni kulala. Mini mtu ambaye napenda kulala sana. Pia mazoezi kama vile meditation inanisaidia pia kuweza kupumzika akili. Pia kuruka kamba inaeza kunipumzisha akili ndio na kumbuka wakati ulipojifunza njia hii ya kupumzika na kumbuka ilikuwa wakati nilipokuwa mdogo sababu Tangu niwe mtoto mdogo mini mtu ambaye nimependa sana kujituliza akili na pia kufanya mazoezi mda ambao unapata na chukua wakati na pofanya mazoezi Naeza kwambia kwa kweli Uwa na chukua masaa ma wili ama mbili kufanya mazoezi na penda kuchukua wakati wangu ili nieze kufanya mazoezi inayo ni faa na inayonisaidia jinsi na vohisi baada ya kupumzika huwa na hisi mchangamfu Unapata kwa mba napomaliza kupumzika naeza fanya kazi zangu kama vile za ofisi, za nyumba kupika sababu akili yangu imetulia na pia napoenda kuogelea katika bahari Unapata kwa mba mimi huwa na hisi vizuri kwa sababu huwa akili yangu imeweza kupumzika kwa rahisi.

Swali lauliza nachaji kifachangu mara ngapi kwa siku? Naeza kuambia kwamba inalingana. Kuna wakati ambapo unapata kwamba nimetumia simu yangu sana. Ninapokua nimetumia simu yangu sana. Unapata kwamba naezaichaji kama mara tatu ama mara mbili kwa siku. Lakini wakati ambapo unapata nimetumia kompyuta zaidi kushinda simu. Unapata pia na, labda naezaichaji mara moja ama pia nikose kuichaji. Pia hata kama hutumii naeza eleza kuwa ni vizuri kuhakikisha umeichaji ili wakati stima itakua imepotea hautakosa kifaa cha kutumia usiku.

Swali lauliza, napenda kula wapi inje ya nyumbani? Anaeza kuambia, mini mtu ambaye napenda kula chakula changu cha nyumba. Kwa mara nyingi, misi mtu ambaye napenda kula inje kwa sababu, huasi amini vile chakula cha inje kime pikwa vipi, kama mtu alie pika ni mtu msafi, kama mtu alie pika ni mtu ambaye kwa kweli, unapata si mtu chafu. Alafu pia, napenda kula ndani ya nyumba yangu kwa sababu, Napokula, naeza kwambia kwa kweli, napokula ndani unapata kwamba we mwenyewe unajua jinsi umevutenguza chakula yako, umetumia viungo gani, napia unapata kutengeza chakula kingi, na na amini chakula yangu ama ya mzazi wangu, lakini kwa amara nyingi spendi kula nje, sababu pia chakula nje ni bei ghali sana. Na utapata kwamba utatumia pesa nyingi kuliko, ungeenda tu we mwenyewe ungeenda pale adukani ama sokoni unwe viungo vyako, kisha ukuje kwa nyumba umwenye ujipikie.

Swali napenda kusoma vitabu vya aina gani, naeza kwambia mi ni mtu ambaye napenda kusoma vitabu vya historia. Kwa sababu, vitabu vya historia huwa zinaweza kueleza mbinu gani. Kwa mfano, mi ni mtu ambaye napenda kujua historia na utamaduni na desturi ya pahali fulani. Kwa mfano, naposoma kitabu cha historia, kinaweza kunielezea jinsi watu walipokuwa wanafanya vitu kitambo kama vile, kama ni kuoa, kuoana, kama ni vita walikuwa wanaenda vita vipi pia unapoangalia tuseme walipokuwa wanachagua kiongozi walikuwa wanaeza kuchagua kiongozi vipi yaani historia eni ni nzuri kwa sababu inahadithi inakuelezea jinsi vitu vilivyokuwa vinafanywa na pia unapata pia si vitabu pekee mi ni mtu ambaye napenda kuenda katika kusafiri nchi tofauti ili niweze kujua historia yao Kuna historia ambazo hutapata kwa kitabu peke yake itabidi uende katika nchi hizo ili uweze kuelezewa historia za nchi hizo. Na historia ni kizuri sababu kinapoandikwa utapata watoto wa watoto wetu wanaeza kuja pia wahadithie watoto wao na historia hiyo isiweze kupotea. Kwa hivo ni muhimu kujua historia kwa sababu itakuelezea mengi.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Naezaelezea kwa kusema kuwa. Katika dini, kitu ambacho naeza sema kwangu ni muhimu sana. Ni uwezo wakujua kwamba. Katika pale pasehemu padini, ni vizuri kuheshimu pahali watu wanapoomba. Na kitu ambacho nasema na ni muhimu kwangu ni unapoenda katika mskati, unapoenda katika kanisani. Lazima uvai vazi la heshima. Usiende kama umevaa nguo fupi sababu pale ni pahali patakatifu Pia kuomba, katika dini laki islamu Lazima uwe mtu ambaye unaomba akikisha kwamba unaomba, ili uweze kumshukuru Mungu kwa maisha pia kwa kikristo ni vizuri jambo la kuomba ni kitu cha maana Kwa sababu unapoomba unamshukuru mungu kwa afya, kwa chakula Kwa kila kitu ambacho umepata amekubariki nacho na naezasema jambo hili ni mzuri kwa sababu kutoa shukrani na pia kutoa sadaka ni kitu cha maana na sadaka katika dini tunapofunzwa si lazima tu utoe pale musikitini ya ukanisani pia unapokuwa pale inje na umekutana mtu ambaye hajiwezi hajakula na anaomba msaada ni vizuri kwamba wewe kibinafsi uweze kumsaidia.

Je natumia mfumo wa usalama wa vidole, na naeza kuambia kwa uhakika, mi ni mtu ambaye natumia mfumu wa usalama wa vidole kwa sababu, mfumu wa usalama wa vidole, naeza kuambia, huwa inanisadia kwa mara nyingi kwa sababu, unapata inaeza kukusadia wewe kuchunga vitu kama vile ambavyo hutaki watu wengi wajue katika simu yako, na pia unapata mfumo wa usalama wa vidole ni teknolojia mpya mbayo inakusaidia wewe kibinafsi pale katika kompyuta yako, pale katika simu yako. Na pia kwa mara nyingi unapata kuna nyumba ambazo lazima uweke mfumo usalama wa vidole wako ili iweze kufungua nyumba yako. Hii Inaamanisha kwamba inachunga nyumba yako ili wezi wasieze kuingia ama kama hujakaribisha mtu huwezi mfungulia aingie kwako. Naeza wasihi watu mtu yoyote kwamba ni vizuri kutumia mfumo huu kwa sababu unaweza kuchunga vitu vyako.

Mziki ambao nausikiza kwa mara nyingi ni mziki wa bongo na mziki huu naeza sema ni mziki ambao hua ni mtamu sana. Tangu niwe mtoto mdogo nimekua mtu ambaye napenda mziki wa bongo kwa sababu mziki wa bongo unapata kwamba hua unaimbwa kwa utaratibu nzuri. Na waimbaji ambao unapata mi huwasikiliza kwa mara nyingi ni kama vile Diana B hapa Kenya, pia mwanamziki kama vile Diamond, kama vile Mario, kama vile Bien, yani hao ni wana mziki ambao wanaimba bongo vizuri.

Swali lauliza unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao, naeza kwambia kwa hakika misi mtu ambaye naeka mambo vyangu pale mtandaoni kwa sababu wakati watu wengi unapata wanasoma vitu vyako, wanapitia katika story yako ya maisha, historia yako ya maisha, unapata kwamba watakuwa na maoni tofauti, kuna watu ambao watakuwa na maoni mbaya, kuna watu watakuwa na maoni mzuri, pia kuna watu ambao hawatakuwa na maoni. Na unapoanza kuonyesha na maisha yako, watu lazima watataka kujua mengi. Ndo maana kwangu mimi naeza kuambia misi mtu ambaye napenda kweka vitu vyangu mtandaoni. Kwa sababu katika pale mtandao, mambo mengi ufanyika na sikila kitu pale ni mzuri na pia sikila mtu ambaye ni mzuri. Kwa ngu mimi mtandao natumia kama chombo chakusimulia labda hadithi kama funzo kwa watu, ama pia tuku weka picha kama vile tu vya chakula, vya milima, vya bahari, yaani mambo ambayo haiusiani na maisha yangu ya kibi nafsi. Na naezaimiza mtuyoyote ambaye anatumia mtandao kuwa na akili, jua vitu ambavo unaeka pale mtandao ni ili isiku letee shida katika maisha ya usoni.

Nashambuliaje tatizo kazini, naeza kuambia kwa hakika, panapokuwa na shida pale kazini, ni muhimu kwanza kujua hili shida lilianza vipi, yaani chanzo cha shida hicho ni gani, pili panapokuwa na shida nahakikisha kwamba, ninapotafuta suluhisho, suluhisho naitafuta vipi, pili naeza kuambia, naeza sema kwamba, napochambua tatizo lolote, Nahakikisha kwamba, kama kwa mfano kutafuta shida lolote kujua naitumia vipi, nahakikisha kwamba, hata napokosoa mtu namkosoa kwa njia ya heshima, si njia ya kufanya kuwa mtu, yaani kwa dharau, kwa sababu unapomwambia mtu kitu katika dharau hua, hahisi vizuri. Na kwangu mimi naamini kwamba ni vizuri kuongelesha mtu yoyote kwa upendo kwa heshima na vizuri. Hivyo basi unapomrekebisha atajua kwamba hatarudia hilo kosa tena.

Kitu ya kwanza ambayo unapata mimi nafanya na kwanza kazi ni kuhakikisha kwamba nimeweza kutimiza maneno kama vile pahali pangu pa kazi ni pasafi kwa sabu mimi ni mtu ambaye nimejandika kazi. Ninapofika pale kazi nahakikisha kwamba ni meweza kuosha pahali pangu pa kazi ni pasafi na linaweza kukaa vizuri Pili neza kuambia kitu ingine nahakikisha ninapo anza kazi ni kwamba Nimeweza kuombea kazi yangu kwa sababu ni vizuri kufunga kazi yako na maombi ili kama unuombea wateja, wateja waje katika kazi yako kama unuombea kitu fulani, ili weze kukujia Tatu naweza kuambia kitu ingine ninapoanza kazi naandika ratiba ya siku ili iweze niweze kufuatilia kwamba huu ni mtindo ambao kazi itaenda. Alafu siku inapoisha na hesabu ni pesa ngapi nimefanya ama ni kuangalia ni vitu gani nafaa kuandika mbao nafaa kutafuta kuongezea pale kazini.

Swali ninapanga kazi yangu vipi, mimi ni mtu ambaye napenda utaratibu wa kila kitu ambacho nafanya. Kwanza naeza sema, napopanga kazi yangu nahakikisha kwamba, nimeweza kuwa na utaratibu ama ratiba fulani ambayo, kila siku naeza kufuatilia. Mimi ni mtu ambaye napenda utaratibu, mimi ni mtu ambaye nakuwa makini kwa kila kitu ambacho nafanya, ili kiweze kunisaidia katika maishi yangu ya usoni. Pia naeza sema kwamba katika ile hali ya kupanga kazi, inaeza kunisaidia mimi kibinafsi niweze kuwa mtu ambaye nahakikisha kwamba vitu vyangu viko sawa na vitu vyangu navifanya kwa utaratibu.

Tukio gani muhimu katika maisha yangu? Naeza kuambia tukio ambayo imekua muhimu sana kwa sana ni kuhakikisha kwamba nimeweza kufanya kumaliza masomo yangu kwa sababu masomo ni kitu maana katika maisha yote ya binadamu. Na hii imeniweza kunihakikishia kwamba nimeweza kusoma, nimeweza kumaliza masomo yangu, nimeweza kujitaftia maisha yangu ili yawe bora. Pia kueza kufanya bidii katika maisha yangu ni tukio mzuri kwa sababu Unapofanya bidii inamaanisha naweza kutimiza malengo na ndoto zangu za usoni Kwa mfano mimi ni mtu ambaye kwa sana nimetaka kujinunulia gari nzuri Nimetamani pia kujinunulia nyumba nzuri ili siku ambapo nitakuwa mzazi watoto wangu watakuja wapate maisha mazuri Kwa hivo naeza kuambia kwa kweli mimi ni mtu ambaye haswa najitakia maisha yaani mema sana na nafanya bidii ili niweze kutimiza malengo yangu. Mimi ni mtu ambaye si mzembe kwa sababu uzembe haitafanya niweze kutimiza malengo yangu.

Swali linauliza ninavyolea nywele zangu mara ngapi. Ninaweza anza na kusema, mimi ni mtu ambaye nimeweza kunyoa nywele yangu, tangu ni zaliwe ni menyoa nywele yangu maramoja. Na katika desturi yetu, wasichana huwa hawakubaliwi kunyoa nywele kwasababu inasemekana kwamba nywele ni pambo au ni urembo wa msichana. Na kwa hivyo inamaanisha, msichana yoyote hafai kunyoa nywele kwasababu nywele ni pambo nzuri kwa msichana. Kwa hivyo mimi unapata kama ni kusuka, huwa nasuka maramoja kwa mwezi na pia nasuka nywele ambao inawezachunga nywele yangu na haziwezi kukatika. Na huwa natumia hela kama vile elfu moja ama elfu mbili ili nikishuka.

Swali la uliza nafanya nini wakati wa msongo wa kazi. Kwanza naeza anza kwa kusema, mini mtu ambaye huwa sipendi kuhusiana na nuksi pale kazini. Ama pia sipendi kuhusiana na vitu kama vile vita, vitu kama vile kusengenya watu, kukuwa yaani na mdomo hapa na pale. Mini mtu ambaye napenda kufanya mambo vyangu vizuri, kwa umakini, kwa utaratibu, na pia kukaa mbali na vitu ambavyo vinaleta vitu kama vita. Na naeza kuambia kwa kweli, kwa mara nyingi unapata mini mtu ambaye, napenda kufanya vitu vyangu, na panapo kuwa na msongo kazini, ata kama huwa hainihusu, na nimeitwa niwe suluhisho katika msongo unaotokea. Huwa mini mtu ambaye napenda kuongea na utaratibu na sipendi vita na watu. Panapokuwa na vita napenda kusikiza timu zote mbili na niweze kutoa suluhisho pahali ninapoweza. Hii inamaanisha kama kwa nakwamba watu wanapokuwa na vita nasikiliza na nawapea suluhisho. Ili waezei kuishi vizuri na waongeleshane kwa uzuri.

Tabia gani ya watu inanichukiza? Naweza kuambia tabia ambayo kwa kweli mimi kama binadamu yeyote ambayo si ipendi ni watu ambayo unapata kwamba wanatharau. Watu ambao wanapenda kudharau wengine, watu ambayo wanapenda kuhonyesha wengine dharau. Watu ambao yani hawana heshima kabisa. Kwa sababu pahali mimi nilipolelewa, tulifunzwa kwamba ni vizuri kujua kuheshimu wakubwa wako na pia ni vizuri kuheshimu wandogo wako. Na unapoheshimu mtu ni vizuri kwa sababu huwa inakuletea baraka nyingi Pia naezasema kitu ingine ambao nimejifunza ni kwamba ni vizuri kujua kuishi na watu Kwa sababu kuna watu ambao hawajui kuishi na watu wengine Unapata kwamba wanaonyesha dharau, wanaonyesha kwamba hawafai ama pia hawalindi watu wengine kama binadamu Pia watu ambao hawana bidii huwa mimi sipendi watu wazembe Kwa sababu watu wazembe hawajui kujitafutia maisha, hawajui kufanya bidii, hawajui kujichunga kuwa watu ambao wanawezajitafutia pesa yako Yaani mwishoe watu kama hawa wana kuwa kupe kwa sababu hawajui kujitegemea.

Swali lauliza napata habari wapi naeza kwambia kwa kweli kupata habari sikuizi ni jambo rahisi sana. Nasema hivi kwa sababu unapotaka kupata habari yoyote. Unazaipata katika njia nyingi mfano. Pana mtandao na mitandao huwa inaelezea kila mtu habari tofauti kwa mfano. Unapotaka kusikia habari pale katika stesheni ya kama vile KBC, kama vile Citizen Utapata habari hiyo hapo Pia, unapotaka habari kama vile yoyote kama ni vile vitu ambavyo unataka kujua vinavyoendelea Unaeza zipata katika mtandao kama vile YouTube, kama vile TikTok Kwa sababu habari hizi, unaeza zipata kila pahali na unapokuwa na simu ni kitu ambayo itakusaidia we kibinafsi kujua utavipata wapi. Na ndo maana nasema kwamba njia ya kupata habari ni rahisi ni wewe mwenyewe kutumia akili yako.

Nini kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Naweza kuambia kwa kweli, kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Ni mazingira kama vile, yanayoweza pata, kwa mfano, mazingira ambayo watu wanaheshimiana, watu wanapendana, watu wanaongeleshana na nidhamu. Na pia watu ambao wanaweza kufunzana ili kuweza kusaidiana kuwa watu bora katika kijiji ama katika pale kazini. Na pia watu ambao hawaongeleshi wengine na dharau. Pia kitu ingine cha maana zaidi kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kwa mfano, unapoandikwa na mdosi. Mdosi wako ama mkubwa wako akue mtu ambaye analipa watu mishahara. Kwa sababu unapata kuna watu ambao wadosi wao hawalipi mishahara huwa wanakawia na mishahara ya watu. Na hii inafanya kuwa watu wawe na hasira kwa sababu na machungu kwa sababu ni aje utafanyia mtu kazi lakini ikifika wakati wa kukulipa unapata anakaa na pesa yako ama hana haraka ya kukulipa. Kwa hivyo, katika mazingira wale watu wanalipwa pesa zao na pia wanapofanya vizuri unapata kwamba wanapandishwa cheo ni mazingira anayofanya kazi iwe mzuri.

Swali lauliza je, napenda kuzungumza kuzungumza kuhsu siasa? Na kwa ukweli mi ni mtu ambaye napenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu siasa ni maisha yetu ya kila siku na huwezi yatoroka. Unaeza pata mambo ya siasa kupitia pale mambo kama vile televisheni, kama vile stesheni ya redio na pia utasikia jinsi wanasiasa wanaongelea kuhusu siasa. Na kwangu mimi napenda kuzungumza siasa kwa sababu lazima ujue katika siasa unamchagua nani na unayemchagua ni mtu ambaye atafanya kazi, ni mtu ambaye anawaheshimu nyini, ni mtu ambaye kweli anaweza kuwasaidia nyinyi kibinafsi.

Swali ni je na wafahamu majirani zangu. Naam kwa kweli, mini mtu ambaye na wafahamu majirani zangu. Kwa sababu, majirani zangu ni watu ambao tumejuwana kwa mdamrefu. Na huwa tunaishi pamoja kama mandugu na madada. Na wakati ambapo moja wetu anashida, huwa tunahakikisha kwamba tunasaidiana.si wakati washida pekee. Pia wakati ambapo kuna furaha kama kukula pamoja, kupika, kusherehekea likizo pamoja. Huwa tunaishi vizuri kama familia Pia unapata kwamba Tunahakikisha ya kwamba Wakati kama vile Tunapokaa pamoja kama majirani Huwa tuna pendana na tuna onyesha na upendo.

Swali ni je napenda sanaa ya aina gani, mi ni mtu ambaye napenda sanaa ya mziki, na sanaa ya mziki ni nzuri kwa sababu unapata mziki huwa inaelezea mambo mengi. Mziki inaeza kuelezea jinsi mwimbaji anajaribu kupitisha neno gani kama anaongelea mapenzi, je anasifu mapenzi na mapenzi ni nzuri. Pia kama vile, sanaa ya mziki pia inaeza kukutumbuiza wakati wowote. Kwangu mimi mi ni mtu ambaye napenda kuimba sana Napenda kuimba napofanya kazi Napenda kuimba napostarehe Napenda kuimba Wakati ambapo tu nimetulia tu na niko tu bustani mwangu nikiweza kupumzika na naeza sema kwa kweli sanaa ya mziki ni nzuri kwa sababu huwa hata watu waimbaji wanapoimba Unapata kwamba Wanatengeneza hela kwa pale kwa katika Kwa kuimba na naeza ambia mtu yoyote mziki ni yaani ni gunzo la roho Unaposikia kwamba unatika kutulia Unaposikia kwamba roho yako imekoza sikiza mziki na utapata kwamba mziki inaweza kukutuliza roho.

Swali lauliza niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Kitabu ambacho nakipenda kwa zaidi ni kitabu cha historia. Na historia hua inaelezea historia fulani. Inaeza kuwa historia jamii fulani, historia ya jiji fulani, historia yani pahali popote ama watu fulani ama kabila fulani. Na mi ni mtu ambaye napenda kujua mengi na kutafuta mengi na kupata majibu. Kwa hivyo unapata napotafuta naposuma kuhusu historia, Huwa inaeza kunileza mengi mimi ninaye soma. Muhusika ambaye nampenda zaidi katika kila kitabu kwa kitabu hicho wa historia Naeza kuambia ni ken walibora kwa sababu huwa anaelezeq ilio pita na yanayokuja ama ambaye yanayofanyika katika muda huo Kuna mtu ambaye aliyenishauri kuhusu kitabu hiki cha historia Kwa sababu mimi mwenyewe nilieza tu ku Nilisoma vitabu vingi halafu nilikagundua kwamba ninayopenda zaidi kwa hivyo vyote ni kitabu cha historia Naam ningependa kusoma vitabu vingi vya muandishi huyo kama pia vile thiong'o wa thiong'o kwa huwa anaandika vitabu nzuri.

Sifa gani mzuri kwa kiongozi mzuri naweza kuambia kwa kweli, kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye anaweka mahitaji ya watu wake mbele, pia kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye huwa hana tamaa nyingi ya kuiba mali ya umma, kiongozi mzuri ni yule ambaye unapata maneno yake ni ya kweli. Hii inamaanisha kwamba anapofanya kazi yoyote pale ofisini mwake. Anakikisha kwamba maneno yake ni ya kweli, anaweza kuambia watu wake ukweli, anaweza kuwa mtu ambaye hadanganyi na halaghai. Na pia kiongozi mzuri ni yule mtu ambaye anatumia mbinu zake ili kuhakikisha kwamba nchi yake iko nzuri, kaunti yake iko nzuri ili watu wake waweze kunufaika.

Swali lauliza ni ambie kuhusu likizo yako ya ndoto na unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kuenda. Kwanza ningeweza kwa kusema likizo yangu ya ndoto ambayo nimetamani kwa muda mrefu ni kuenda pale nchi ya uarabuni kwa sababu ningependa kuenda huko kwa sababu unapata kwamba pana mji yake ni mzuri sana, panakaa vizuri, kuna vitu mingi vya kutazama. Pia wanao tembea uko watalii unapata kwamba wakitoka wanasema kwamba ni pahali pazuri na huko ni Dubai Ningependa kuenda kunua vitu kama vile mapambo vya kuvaa Pia kutumbuika tu kuenda kuwa na wakati mzuri Ningependa kusafiri na mpenzi wangu Dubai kwa sababu naona kwamba Dubai ni pahali wapenzi wanapenda kuenda Ninapenda pia ninapoenda huko nitembe sana kwa sababu kupumzika nitakuja kupumzika katika nchi yangu Lakini upati uko si pahali pa kuenda kila siku halafu kitu ninachofanya ili niweze kuenda ni kwamba naweza kuweka pesa vizuri ili ninapopata pesa inayotosha niweze kusafiri.

Nafanya nini kulinda mazingira? Kitu nafanya ili kueza kulinda mazingira naeza kuambia. Mimi ni mtu ambaye kwanza napenda kuwaelimisha watu wengi umuhimu wa kulinda mazingira. Na hii inamaanisha kuhakikisha kwamba mazingira ya kwako ni safi. Kuhakikisha kwamba unaweza kuchunga mazingira yako yasichafuliwe na kitu chochote. Na pia kuhakikisha kwamba unaweza kuhifathi vitu ambavyo viko katika mazingira yako vizuri. Na kitu nachofanya kulinda mazingira ni kuhakikisha kwamba napanda miti kwa sababu miti ni mzuri kwa mazingira. Pia kwa mara nyingi huwa tunakutana kama jamii kuhakikisha kwamba tunaokota uchafu ambao uko katika mazingira ili yaweze kuwa safi. Na pia napopata watu wanapouchafua mazingira huwa nawaambia haswa kwamba waokote kwa sababu si mzuri na pia nahakikisha kwamba naambia mtu yoyote umuhimu wa kuchunga mazingira.

Swali inauliza niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Naeza kuambia kitu ambayo napenda kushiriki na kufanya wakati wa mvua ni kwamba napenda kukaa kwa nyumba na pia kukaa na mpenzi wangu. Napenda mvua kwa sababu unapata wakati ya mvua hua mvua unaleta utulivu fulani ambao unausikia katika akili na pia kwa roho. Je unakumbuka siku ya mvua uliofurahia zaidi. Mwezi wa disemba unapata kwamba ilikuwa mwezi ambao ulinyesha sana. Na wakati huo niliweza tu kutulia pamoja na familia, tuliweza kupiga gumzo, tuliweza kupika chakula na ilikuwa wakati mzuri kwa sababu unapata tunakaa ndani na pia ilikua wakati ambapo tulikuwa likizo saa haikua inamaanisha tunaenda kazini. Kuna wakati ambapo nilikuwa nataka kusafiri lakini sababu kulikuwa na mvua mingi ilibidi niweze kukaa kwa sababu ndege haingeweza kuenda juu kwa sababu mvua ilikuwa sana. Wakati naposikia sauti ya mvua huwa nafuraia kwa sababu huwa inaleta utulivu wa amani na akili na kwa sababu ingine mimi napenda mvua ni kwa sababu mvua inafanya mimea imee ili tuweze kupata chakula.

Ni malengo gani ninaataka katika kazi yangu? Naeza kuambia malengo ambayo ni muhimu kwangu katika kazi yangu ni kua kikisha kwamba na weza kutia bidii ili niwe mtubora. Pili naeza sema ni kwamba malengo yangu katika kazi ni kua kikisha naeza uza vifaa mingi ili niweze kupata pesa. Na cha muhimu zaidi ni kua kikisha pale napokuwa kazi ni pangu naeza kufunza watu kazi ili hata wakati ambapo sita weza kuwa naeza waamini kwamba wanajua kufanya kazi kwa uwaminifu na kwa uzuri. Hio ndio kitu ambayo kwangu minae za sema ni langu kuu napokuwa pale kazi ni pangu.

Swali lauliza niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Naam majira ambayo napenda kushirika nayo ni wakati wa masika ama vuli na huwa ni wakati mzuri kwa sababu kuna mengi ambayo unapata wakati huo, mimi naweza kufanya. Pia kitu gani kilichoweza kufanya upende majira haya ni kwamba katika masika kuna kuanga na manufaa mengi kama vile mimea kumea unaweza toka nje udensi katika mvua, pia unaweza tulia pia kwa nyumba bila kuenda nje. Niambie kuhusu kilichoweza kufanya upende. Hiyo nimesema juu ni wakati mzuri unapata pia hata unapolala na kunanyesha akili yako inatulia. Na pia wakati ambapo unapata kuna vuli unaweza kutembea bila kuumwa na kichwa katika jua Mashughuli ambayo napenda kufanya katika, ni kama kupika keki kupika chakula, pia kukaa katika kitu ukijifunika blanketi ukitazama runinga, wakati Hali ya hewa wakati huo inakuanga safi kwa sababu mvua huwa kwanza inatoa vumbi nyingi Mvua inasafisha hewa na pia unapata kwamba wakati huo hupumui hewa chafu.

Swali lauliza naenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Na naeza kwambia kwa mwaka unapata naenda mara kama mbili ama mara tatu. Na nashukuru mola kwa sababu mi si mtu ambaye nagonjeka mara kwa mara na afya yangu huwa ni bora. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mimi kuenda hospitali na kwa labda kuenda tu kuangaliwa na daktari kama afya yangu ni nzuri ama niende kwa daktari wa meno kuangali meno yangu ama macho yangu kaa ni mzuri. Lakini wakati ambapo mi ni mgonjwa pahali naishi, kuna hospitali nyingi ambao unapata moja mi huenda kuangaliwa hali yangu ya kimwili, kuangaliwa kama vile kama naendelea vizuri, lakini mi si mtu ambaye unapata kwamba natembelea hospitali. Na pia naeza sihi watu kwamba wasichukule kama hospitali ni pahali pabaya. Hospitali pia unaeza enda tu pale kuangaliwa tu kama waendelea vizuri kibinafsi wewe kama mtu yeyote. Haimanishi ukienda hospitali inamaanisha kwamba we ni mgonjwa ama utapatikana ugonjwa wowote.

Swali lauliza ni tabia gani ninayoipenda kwa wengine naeza kuambia mi ni mtu ambaye napenda watu ambao wanaheshima kwa watu wote. Pia mi ni mtu ambaye napenda watu ambao hawana dharao kwa sababu watu ambao unapata wanadharao ni watu ambao huwezi ishi nao na kukaa na nao vizuri. Na pia napenda watu ambao wana bidii katika kila jambo wanafanya, bidii kazini, bidii katika maisha yao ili kueza kuhakikisha wanaboresha maisha yao yawe mema. Na pia watu ambao wanaheshima kwa wakubwa ama wadogo ni watu wazuri na pia mtu ambaye pia ni muaminifu ni kitu ambao napenda kwa sababu unapoweza kuamini mtu inamaanisha kwamba mnaeza fanya kazi pamoja mnaeza jitahidi mtengeneze biashara ama mwanzishe biashara pamoja kwa hivo mimi hiyo ndio tabia naeza sema napenda kwa wengine.

Kampuni gani ya teknolojia ninayo yamini neza kuambia ni kampuni ya Samsung. Samsung ni kampuni ambayo kwa mda mwingi nimeweza kuyamini na kuitumia kwa sababu unapata kwanza kwa mara moja. Samsung ni kampuni ambayo huwa haina wizi na pia katika teknolojia zao kama simu zao, televisheni, runinga, radio, unapata yaani ina manufa mengi. Pia unapata bei yao siyo gali sana Yani bei kuna vitu vingine ambavyo vya Samsung upata ni bei gali Lakini pia unapata zingine ni mtu yoyote ambaye anaeza konunua Pia vile kompyuta yao kompyuta yao ni mzuri na naezasema mtu yoyote unapotafuta teknolojia unoyamini Naeza kwambia jaribu Samsung na utaniambia.

Je napenda kuogelea naam mii ni mtu ambaye napenda maji sana. Napenda pia kuogelea katika maji kwa sababu maji unapata huwa ni mazuri. Wakati ambapo unaogelea asubui, unapotaka kuogelea pale mchana, jioni, maji ni mazuri. Na mini mtu ambaye napenda kuogelea sana. Natangu niwe mtoto mdogo, mpata kwa mara mingi nilikuwa napenda kuwekwa pale majini na mzazi wangu kisha naogelea. Na kwa kuogelea si ngumu ilinichukua muda kama mwezi mbili ili kuweza kujua kuogelea ni meenda katika kompetitioni tofauti na nimeshinda medali kumi katika kompetitioni zote ambazo nimeenda. Sita sema kwamba zote nilichukua nambari moja, kuna kadhaa na ambayo nilichukua nambari moja, kuna ambazo nilichukua nambari tatu, kuna ambazo nilichukua nambari mbili. Na pia katika ile hali ya kujua kuogelea, unaeza jisaidia wakati ambapo unashida. Tuseme katika unapokuwa bahari ama kitu imefanyika na uko katika ziwa la maji, unaweza kuogelea ili uweze kujiokoa maisha yako.

Mi ni mtu ambaye huwa nagawanya taka zangu na taka zangu huwa zinachukuliwa mara kama tatu kwa wiki na inachukuliwa jumatatu, ijumaa na jumapili na huwa katika hizo siku tatu nahakikisha kwamba nimeweza kupeana taka zangu ili nyumba yangu isinuke na uchafu. Na pahali napoishi huwa tunalipia shiringi mia tano kwa taka na naeza kuambia kwangu mimi napenda kwa sababu huwa sifai kujisumbua wapi ambapo ntatupa taka kwa sababu watu wa taka huwa wanakuja hadi kwa mlango pako na wanaeza kuchukua hiyo taka.

Swali nauliza na ihisi vipi kusubiri kwenye mstari. Naeza sema kwanza mi si mtu ambaye napenda kusubiri kwa mstari. Kwa sababu unapokuwa pali katika mstari. Uwe unapopanga foleni, unakuanga mtu unasikia umechoka. Pia katika pali kwa kupanga mstari. Uwe unapotiza mda muengi kwa sababu unapanga mstari, unangoja usaidiwe. Mi ni mtu ambaye kama ni kuenda katika banki ama kuenda katika duka. Nana jua kwamba duka hiyo ina watu wengi. Na kikisha kwamba naraukia mapema ili nisipate fuleni kubwa.

Swali nauliza niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi ni rafiki yangu ambaye anaitwa Shaleen. Tulikuta na shuleni ambapo tulipokua marafiki tangu shule ya Chekechea. Na hadi wa leo tumekua marafiki kwa miaka ishirini na. Mambo tunayofanya pamoja ni kama kutembeleana kwa nyumba ya kila. Kwa mtu naeza enda kusalimia wazazi wake, anakuja kusalimia wazazi wangu. Pia tunapenda kutembea kuangalia hoteli tofauti tofauti Kitu kinachofanya awe rafiki wa kweli ni kwamba ni rafiki mwaminifu hana masengenyo, hana udaku Pia ni rafiki ambaye unapata Anabidii katika maisha na pia mimi nina bidii na mimi si mtu ambaye napenda mtu mzembe yeye si mtu mzembe Ningependa rafiki yangu ajue kwamba Anaponihitaji katika hii maisha ajue kwamba niko hapa na nitamsaidia na nitakuwa naye kwa sababu mimi ni rafiki wangu wa dhati.

Swali linauliza je na tumia video kwa mawasiliano naam na mii ni mtu wambai na tumia video kwa mawasiliano kwa sababu teknolojia imeleta manufaa mingi katika maisha ya binadamu. Na nikisema hivo namanisha, uneweza kuwa na rafiki yako katika ujerumani, Amerika, na wewe unapata uko Afrika. Na unapata kuwa hamwezi onana kila siku na unapoweka video inamanisha kwamba munaweza kaa pamoja muweze kuzungumza na muweze kupiga gumzo na video imileta maana mingi kwa sababu unapata inaraisisha mawasiliano kati ya watu wengi na mimi kwanza imeni saidia sana kwa sababu naweza kuongea na watu wangu wa familia marafiki ambao pia wako karibu na pia wale amboa wako mbali.

Swali ni je na penda kula popcorn, naeza kuambia kwa kweli, misi mtu ambaye napenda kula popcorn, sipendi mahindi sana. Na huwa sifurahi kwa sababu, si kitu ambayo utapata kwa maramingi na kula, lakini wakati ambapo unapata, nimeweza kuenda pale sinema, kutazama station ama kipindi fulani, huwa nanunua ili niweze kukula. Na pia kitu ambayo napendea kuhusu popcorn, sibei gali, nibei rahisi. Na mtu anaeza pata kununua na ata unaeza inunua na pia ujitengenezee pale nyumbani uikule ukistarehe lakini si chakula changu cha kwanza ambalo naeza chagua nile.

Swali lauliza ni nani aliyenifundisha jambo muhimu? Naeza kuambia kwa kweli aliyenifundisha jambo muhimu ni mama yangu mzazi. Na ninaposema mama yangu mzazi nasema kwamba ni mtu ambaye ana roho nzuri na alinifundisha ata mtu anapokutendea mabaya usiwahi mrudishia na mabaya. Wewe tenda wema na uende zako. Pili nawezasema, aliyenifundisha mambo jambo muhimu ni babangu, alinifundisha kama mwanamke ni vizuri upate elimu yako, ili uweze kujitengenezea maisha yako ya usoni. Na kwa hivo nimeweza kutia bidii sana katika maisha yangu, hadi wakati ambapo niliweza kuhitimu niliweza kuhitimu masomo yangu ya chuo kikuu na nikapita. Na hiyo imenifundisha kwamba unapokua na bidii katika masomo yako, utaweza ku nufaika kama mwanamke katika jamii. Pia unaweza kuonyesha wanawake wengine ni muhimu kusoma ili waeze kutengeneza maisha yao ya usoni.

Je natumia teknolojia sauti? Kwa hakika mini mtu ambaye natumia teknolojia sauti katika kwa kuzungumza, katika pali kupa kuandika, kama nataka kusema kitu ambao sitaki kuandika, hua natumia teknolojia sauti. Na kwa hakika teknolojia imeweza kutusaidia katika maisha yetu kwa sababu hua inaturaisishia mambo sana. Na nezasema kwangu mimi ata wakati tuseme na tufanya kazi na saki kushika simu na weza tumia teknolojia sauti ili weze kunisaidia kutafta jambo. Ama ka tunasema nataka kupigia mtu nasema na tumia teknolojia sauti ama nikitaka kuandika meseji nai tumia teknolojia sauti ili weze kunisaidia.

Je napenda kununua nini zaidi, naeza kuambia kwa hakika. Mini mtu ambaye napenda kununua nguo kwa sababu nguo ni pambo la mwanamke. Na poenda sokoni maramingi unapata napenda kununua nguo. Na nguo kwa ngu mimi imeweza kunisaidia, nieze kungara na kuka vizuri. Pia napenda kunua pambo kama vile bangili, kama vile vitu vingi. Na neza kuambia kwamba kwa nguo mimi kununuwa nguo ni kitu ambayo napenda na pia pale sokoni nguo sibei gali.

Swali ni je napenda kunyoa au kuvaa ndevu naeza anza kwa kusema mi ni mwanamke wala mimi si mwanaume. Na wanaume katika kijiji huwa wanaambiwa kwamba waeke ndevu kwa sababu ndevu inaonyesha jinsi mtu ambavyo yani kiasi cha kicha uanaume. Pili naeza kuambia mi ni mtu ambaye sipendi kunyoa kwa sababu katika jamii na desturi yetu wanawake huwa wanaambiwa ni vyema kulea nywele kwa sababu kunyoa si nzuri. Kwa sababu urembo wa msichana ni kueka nywele. Lakini nakumbuka katika desturi yetu unapata mtu anapozaliwa huwa unapata kwamba wananyoa mtoto nywele kwa mwezi za kwanza anapozaliwa. Kisha anapofika mwezi moja ama mbili ama haswa tatu sana kama ni msichana hua haendelei kunyolewa nywele. Na kwangu mimi huwa sinyoi nywele, huwa nafuga nywele, nashuka mara moja kwa mwezi na nashuka aina za nyingi za nywele.

Swali lauliza napenda kufanya nini na familia yangu. Naweza kwambia kwanza mimi ni mtu ambaye napenda familia sana. Napenda kuhakikisha kwamba naweza kutumia muda wangu na popata muda huru kukaa na familia yangu. Pili, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba napokua familia yangu huwa tunafanya vitu vya maana kama vile kuongea pamoja, kushauriana, kupika chakula, kutembea katika maziara tofauti. Pia saa zingine huwa unapata tunapenda kilimo sisi kama familia yetu. Hapo tunaenda sisi watoto wazazi wetu unapata kwamba tunenda pale shambani, tunalima, tunapalilia mimea. Na pia tunafanya vitu vingi tukiwa pamoja kama familia. Na kwa hivo naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye haswa sana napenda kushinda pamoja na familia yangu na kufanya vitu ambavyo vina husu familia. Na unapata, unapo familia ni kitu ya mana kwa sababu unapokaa na familia yako unaelewa kwamba uzuri wa familia ni kwamba hua mkishikana mkono mnaenda mbali.

Kumbu kumbu gani nzuri ninayo kutoka utotoni. Naeza kuambia kitu ambacho nakumbuka sana. Nilipokuwa mtoto ni kwamba mimi nilikuwa mtu ambaye napenda kucheza sana. Na kucheza kwangu ilikuwa inanifurahisha kwa sababu. Unapata michezo kwangu ni nzuri. Na pia nilikuwa napenda. Nilikuwa mtu ambaye nafurahisha watu wengi. Nilikuwa nafurahisha watu wakubwa. Watu wadogo. Ninakumbuka nilikuwa napenda mchezo sana. Hadi nakumbuka kuna wakati mamangu. Aliponiambia kwamba. Alinichapa kwa sababu nilichelewa kurud nyumbani kwa sababu ya mchezo na hata baada ya kuchapwa nakumbuka siku iliyofuata bado nilichelewa kwa sababu mimi wazazi wangu waliniambia ikifika saa ikifika saa saa kumi na moja jioni nihakikishe kwamba nimeingia kwa nyumba giza isinipate nje lakini mimi nakumbuka mimi ndo nilikuwa mtoto ambaye nilikuwa natoa watoto wote katika nyumbani kwao na kawaambia tutoke twende tucheze kazi ilikuwa kuambia tokeni twende tucheze na hadi wa leo marafiki zangu wa utoto ndo wanakumbuka kwamba mimi ndo nilikuwa napenda sana mchezo.

Je nimewai kuanza biashara yangu, naweza kuambia kwa hakika, mimi ni mtu ambaye nimejaribu biashara mingi katika hii dunia. Si mingi vile lakini naweza kuambia nimejaribu biashara kama vile, nimeuza manguo, pia ni meuza ya watoto ya watu wakubwa, nimefungua biashara ya kuuza vipodozi, Pia nimeuza biashara kama vile ya kusaidia pale kama vitu ya kama shamba. Na naweza kuambia kwangu mimi, biashara imeweza kunifungua ki akili kibinafsi, ili niweze kujua jinsi biashara inafanywa, pesa pia unapata na elewa kwamba inatengenezwa vipi. Na unapo jua kufanya biashara, hata kama wakati utakapoandikwa kazi, utajua kwamba ni muhimu usiwai kuchezea pesa ya mtu. Pesa mtu ambayo amengangana kutafuta na jasho nyingi, si vizuri kuichezea. Na mimi naeza kuambia pia biashara nimeisoma katika wazazi wangu. Wazazi wangu ni wanabiashara wazuri ambao unapata kwamba wanabidii sana katika kila jambo wanafanya. Na neweza kuambia kwa kusoma kwao na kujua jinsi ya kufanya biashara imeniwezesha mimi kama wanabiashara kuenda mbali.

Swali lauliza uzoefu gani wakazi nimejifundisha zaidi, naeza sema kwamba uzoefu ambao nimejifundisha ni kuwa mtu ambaye anabidii, na mtu ambaye ni mkarimu, na pia mtu ambaye huwa akasiriki kwa vitu vingi kwa haraka. Naeza kuambia uzoefu huu umeweza kunisaidia sana katika maisha kwa kuwa Unapata kwa mara nyingi mini mtu ambaye napoenda kazini kwa mfano pahali ambapo nimeandikwa nifanye kazi Nikifika kazini huwa nahakikisha kwamba nafanya kitu ambacho imenipeleka pale Sipendi kujiusisha na mambo hazini saidii au mamba ambaye zita nifanya nikosa nishena watu Sipendi kuzungumzia watu, sipendi nakatika kupoteza wakati na pokuwa kazi na penda kufanya kazi Pia naezasema, uzoefu mwingine muhimu ni kwamba mini mtu ambaye napenda kufunza watu Haswa kwa mambo kama vile kutumia teknolojia, kama vitu kama vile kueza kusoma vifaa, vile vya teknolojia Hivo ni vitu ambavo ni meweza kujifunza.

Swali ni nasherekea mwaka mpya vipi kwanza, leo ni tarehe ishirini mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Naam mwaka tuliporuka mwaka naeza kuambia, tuliweza kuruka mwaka vizuri pamoja na familia yangu, tulikuwa katika nchi ya Uganda, pale ambapo tulienda katika hoteli nzuri na tuliweza kusherekea mwaka wetu huko. Pia kabla mwaka turuke mwaka mpya tuliweza kutembea katika maziara tofauti pale mji wa Uganda na pia ilikuwa wakati mzuri kwa sababu tulikuwa pamoja na familia zetu na ilikuwa wakati mzuri.

Swali lauliza niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mipira wa miguu. Timu ambayo naipenda ya miguu ni Manchester City. Na iko katika pale Europa. Nilianza kushabikia timu hili nakumbuka mwaka wa mnamu 2012. Wakati nilipokuwa darasa la sita. Mchezo wangu wa kushangaza ni wakati kuna kati timu ilieza kucheza na asenali na ilishinda asenali. Na ningependa kuelezea ni mchezaji mgani ambaye nampenda katika timu hiyo. Mchezaji ambaye nampenda ni Jeremi doku. Kwa sababu unapata, mchezaji huyu anajua kucheza vizuri pale katikati ya kiwanja. Wakati timu yangu inaposhinda, na nimeenda nje kama vile klabu kuyitazama. Na kushabikia huwa nina furaha nyingi. Huwa napata naweza kuruka, shangwe, kelele na nderemo. Mchezo wangu wa kushangaza ni wakati timu ilieza kuchuza na asenali na ilishinda asenali. Yaani wanapofika pale uwanjani wanajua kile cha kufanya.

Swali ni je unapenda kusimamia au kusimamiwa. Naeza kwambia kwa kweli, mimi mtu ambaye napenda kusimamia. Nasema napenda kusimamia kwa sababu mimi napenda kuwa kiongozi. Na najua pia kuna wakati ambapo nilipata kuweza kuchaguliwa kuwa kama kiongozi. Sababu ninaweza kuongoza watu kwa sababu mimi mtu ambaye ni muaminifu. Mimi mtu ambaye najua kufanya kazi yake. Mini mtu ambae kwa mara nyingi, huwa sipendi kuvurutana na watu, huwa napenda kama ni kufanya kazi, ni kufanya kazi, kama ni wakati wa kukutana kama mkutano, tunafanya mkutano. Lakini kama unapata ni ule wakati ya mapusi lewe kitu ambacho kinafanya, minapenda kusimamiwa ili, pia mimi niweze kusoma kwa mtu mwingine, ili mtu mwingine pia aweze kunieleza vitu kinaga ubaga na aweze kunileza kwa utaratibu, unaofa. Lakini kwa mara mingi nimeambiwa nichague kama napenda kusimamia au kusimamiwa kwa kweli sita danganya mtu nawaambia napenda kufunza watu na ninapofunza watu kwa hakika huo wanaelewa.

Swali la je napenda kusikiliza redio, naweza kukwambia kwa kweli, mimi ni mtu tangu nilipokuwa mtoto, nililelewa nikisikiza redio. Na radio kwangu mimi umepata kwamba ni nzuri kwasababu unapokuwa ukifanya kazi, hata kama huwezi kutazama runinga, unaweza kusikia sauti ya radio, unaweza kutazama redio, uweze kuelewa ni nini kama ni habari inasomwa unasikiliza habari. Na stesheni za redio ambao nimepata kusikia ni kama vile redio jambo hapa Kenya, nimesikia kila siku 1O5, KIS 100, yani ni stesheni ambazo unapata kwamba zinatumbuiza. Na pia masaa za jioni kama vile saa nne usiku au ukiingia pale kama kwa mfano kama vile KIS 100. Utapata kwamba pana matumbuizo za jioni za mambo za watu wakubwa unapata kusikia vitu kama vile patanisho watu wakipatanishwa kwamba walio kusana kosana wanaweza kupigiwa ili waweze kurudiana kwangu mimi napenda kusikiliza redio ni njia nzuri ya kujitumbuiza.

Swali na uliza niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga. Mnyama wangu wa kufugwa naeza kuambia sina tu mnyama mmoja bali ni na wanyama. Nimeweza kufuga kuku, nimeweza kufuga ngombe, nimeweza kufuga sungura na pia mbwa. Na naeza kuambia wanyama hao ni wanyama wazuri sana katika boma na pia wana manufaa mengi. Kama vile ngombe unapata inanipa maziwa naeza kutengeneza hio chai maziwa na chai pia naeza uza hayo maziwa nipate pesa. Kuku naye pia unapata inanitagia mayai na pia ni nyama. Na inapotaga mayai na unapata naeza tengeneza sima na mayai na nieze kukula. Pia kwa mara nyingi unapata mini muuzaji mayai ambapo inaleta pesa. Mbwa ni mnyama ambaye kwa kweli anachunga boma na anapochunga boma huwa tunahisi kwamba kuna usalama Mbwa unapata hua inechekesha kwa sababu ina vituko vingi Lakini kwa suwa ni mnyama mzuri Naam napenda wanyama pori lakini siezi kudanganya niseme kwamba naezafuga Mnyama pori kwa sababu unapata wanyama pori pia anaeza kuwa Aneza umiza binadamu kwa sababu ni mnyama ambaye anafaa kuishi pale porini Lakini mnyama pori ambaye napenda sana ni mnyama anaitwa simba Simba huwa ni kiongozi pale porini na kwangu mimi pia najiona kama mtu ambaye ni kiongozi Kwa hivo napenda simba lakini siwezi mfuga simba Lakini kwa mara mingi unapata naenda pali katika bunge la wanyama naenda kuwaona.

Swali inauliza najifurahisha vipi wakati wa furaha. Wakati wa furaha unapata ninapokua na wakati huru. Mimi ni mtu ambaye napenda starehe sana. Na ninaposema starehe namaanisha. Ninapotaka kuenda kutembea pahali tofauti. Huwa nachukua wakati kuenda kutembea. Ili niweze kuna aina pahali pengi ambapo sijawahi kutembea. Pia mimi ni mtu ambaye napenda kuenda nje na marafiki kutembea. Kuenda katika hoteli, kula chakula. Tunapopiga udaku na gumzo pia kukumbushana utotoni mwetu pia mimi mtu ambaye nikiamua kukaa pale kwa nyumba yangu mimi ni mtu ambaye napenda kupika napenda kupika chakula nzuri kama vile kuchoma kuku, kukaranga pia napenda kutengeneza keki, kwa mara mingi utapata mimi mtu ambaye napenda kutengeneza keki biskuti, mkate yaani vitu ambavyo unapokuwa na watu wanafurahia kukula na ninaweza sema pia ninapo hisi kwamba pia sipendi kufanya vitu. Mie kulala huwa inaniletea furaha nyingi. Na ndo maana ninapopumzika unapata ninapoamuka nakuwa mtu mchangamfu sana. Na ninaweza sema mimi ni mtu ambaye ninapenda kulala. Kwa hivyo, hizo vitu ambavyo nimevitaja huwa vinaniletea furaha mimi. Ama nikipumzika nikifanya usafi kwa sababu mimi mtu napenda usafi kwa nyumba. Nafanya usafi nikisikiza mziki pale nyumbani. Nikijisarehesha kwa kisha kwamba nafanya nahakikisha nyumba yangu imekuwa safi nikisikiza mziki. Hizo ndo vitu ambayo mimi huwa inaniletea furaha.

Ninakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi unapata mini mtu ambaye napenda kula kunywa chai kwanza. Chai ni chakula ambacho ama ni kinywaji ambayo siwezi kosa katika stafttai yangu ya asubuhi. Pili, hi mi ni mtu ambaye kwa hakika napenda kula matunda. Matunda kwangu mimi huwa inanisaidia sana katika afya yangu na inanifanya nisipatwe na magonjwa inanifanya inani tengeneza ngozi yangu. Pia unapata kwa mara nyingi matunda kwangu mimi inaeza kunisaidia niwe mtu wa afya nzuri. Alafu kwa kweli naweza kula vitu kama vile mkate, kama vile andazi Lakini si kwa wingi kwa sababu mini mtu ambaye nataka kupunguza kilos sasa inamaanisha kwamba, sasa inamaanisha kwamba siwezi kula chakula ambaye ina mafuta nyingi ama vitu ambavo vina fanya niongeze kilos But haswa vitu ambavo siezi kosa katika hastafta yangu ya asubuhi ni mayai chai, tunda lolote, alafu na andazi moja ama mkate mbili.

Nilipokuwa mtoto, mi ni mtu ambaye nilikuwa napenda kufanya vitu vingi. Kwa sababu swali inauliza, ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Na nilikuwa napenda kufanya vitu vingi. Kwanza, mi ni mtoto ambaye nilikuwa napenda kusaidia wazazi wangu pale jikoni, kuhakikisha kwamba wanapotaka kupika nawasaidia katika kupika. Pia nilikuwa mtu ambaye napenda kucheza sana nilipokuwa mtoto. Nilipenda kucheza michezo mingi nilipokuwa mtoto, mchezo kama vile voliboli, kama mchezo wa mpira wa mguu, Pia napenda kuogelea. Hadi wa leo unapata kwamba mi napenda kuogelea, na nilikuwa napenda kukaa na wazazi wangu sana hadi wa leo mi ni mtu ambaye napenda kukaa na wazazi wangu, ili wakati ambapo wanataka usaidizi naweza kuwasadia. Pia mi ni kifungua mimba katika familia yetu. Hii inamaanisha kwamba, lazima niwe kiongozi bora kwa ndugu zangu. Kwa hivo, mtindo ambao ninaanzisha ndio mtindo ambao watafuata. Kwa hivo namaanisha wazazi wangetaka kunituma kwa duka ningeenda, wangetaka niwasaidie pale jikoni ningewasaidia. Yaani nilikuwa nashinda na wazazi wangu sana. Na pia nilikuwa mtoto ambaye napenda kulima. Hata kama nilikuwa bado mdogo, bado ningewapeleka wazazi wangu pale shambani wanapolima Nasaidia hata mi kufanya kidogo kidogo kwa sababu pia mkono yangu ilikuwa ndogo lakini ungeona kwamba katika kilimo nilikuwa mtu ambaye nilikuwa nafurahia.

Ninafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Kwanza naeza sema mi ni mtu ambaye sipendi mgogoro na watu ama na mtu yote kwa sababu mi ni mtu ambaye napenda amani, mi ni mpenda amani. Na wakati napata kwamba sielewani na mtu fulani ama watu fulani, mi si mtu ambaye unapata kwamba nitaanza kupiga kelele, nianze kupiga nduru. Mi napenda kuweza kuongelea shida imetokea wapi lilianzia kwa nini na tunaweza kuitatua vipi ninapo sema hivyo namaanisha kwamba panapotokea shida yote mi ni mtu ambaye napenda kuitatua vizuri kama mtu mkubwa sipendi kupiga kelele sipendi kupayuka ovyo ovyo kwanza na tunapenda kutatua nikiuliza shida litokea wapi chanzo cha shida hiki ni gani Kisha tunapojua shida ni gani? Kama ni mimi nimekosea na mwenzangu ameniambia nilimkosea huwa namsikiliza kisha naomba msamaha kwa sababu mtu yote anaeza fanya kosa na binadamu yeyote anaeza kosa. Na naezas ema pia kama ni nimekosea huwa naeza kumuuliza mwenzangu kwamba sikupenda jinsi alivyofanya kitu fulani na tutafute njia ambayo tunaweza kusaidiana ili tusikosane badaaye kuhusu jambo hilo. Kisha tunaeza kuitatua na kutafuta suluhisho ili kosa hilo lisieze kurudiana Lakini kwa mara nyingi unapata kwamba ni mtu ambaye napenda kujikalia ili sipendi maneno mingi na watu kwa sababu sipendi kukosana, sipendi vita, sipendi vurugu Mi ni mtu ambaye napenda amani.

Swali linauliza na fua nguo mara ngapi kwa wiki. Na naeza kuambia mimi ni mtu ambaye kwanza sipendi kufua nguo sana. Lakini pia sichuki kwa sababu pia mimi sipendi nguo chafu na sipendi uchafu ukiwa mwingi katika nyumba. Na mimi ni mtu ambaye nafua nguo mara moja kwa wiki na siku ambaye naamua kufanya usafi ni siku kama vile jumapili ama jumamosi hizo ndo siku ambayo nafanya usafi. Na naeza kuambia kwa kweli, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba vitu vyangu ni safi, kila kitu kwa nyumba ni safi, yaani vitu ambavyo viko katika kwa nyumba ni safi, ili viweze kuhakikisha kwamba, hakuna kitu chafu katika nyumba yangu. Pia naeza kuambia katika nyumba yangu nahakikisha kwamba nguo zikijaa na zikiwa mingi huwa naita mamafua ambaye huwa hanilipishi bei ghali unaeza mpata nampa pesa kama vile mia nne mia saba kulingana na uzito wa nguo na kwangu mimi usafi wa nguo nafanya maramoja kwa wiki.

Swali ni je na nunua vitu kwa kutumia simu, kwa mara nyingi mini mtu ambaye sipendi kutumia simu kunua vitu kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kuenda pale dukani na kuweza kujitaftia vitu ambavyo unataka kwa mfano. Kwa mfano kama nataka nguo, mini mtu ambaye nafadhalisha niende dukani, nitafute nguo ambayo naitaka kibinafsi, ambayo unaona kwamba nguo hili linaniridhisha mimi mwenyewe. Kwa sababu shida kunua simu katika pale mtandaoni, kitu ambyo unaiyona kwa simu na kitu ambyo utailetewa utaona kwamba havifanani na utapata kwamba unakasirika na heikuja furahisha. Ndo maana kwa mara nyingi mimi na fadhalisha kuenda dukani, nijitaftie nguo ambayo nataka, nijitaftie kitu ambacho nataka. Ndo manaa kama haija nifurahisha niweze kutafta aina zingine na niweze kukua na chaguo langu. Ndo maana kwa mara nyingi na nesema mimi ni mtu ambaye sinunui vitu kutumia simu na afadhalisha kuenda pale lukani. Lakini kuna mara moja moja unapata na tumia simu kununua vitu. Na kama ni kitu ambacho naona kweli imenirithisha, na nunua kutoka kwa simu na inaletwa hadi kwa mlango wangu.

Kipawa gani ninayo? Naeza sema kwanza mimi nimebarikiwa na kipawa ya kuwa kiongozi bora. Mi ni mtu ambaye najua kuwa kiongozi bora. Pili, kipawa ambayo ninayo naeza kuambia ni kipawa ya kusema kama vile kuogelea na pia kuweza kujua kati kitu kamba ni mbaya ama ni nzuri. Na naposema hivyo naeza kuambia kwa kweli mi ni mtu ambaye naweza kusema kama mtu anapodanganya ama kama mtu si mzuri. Wakati mtu si mzuri, naeza kuambia mtu kwamba mtu huyu si mzuri, ama mtu kama huyu, anaeza kuletea madhara katika maisha yako. Na napokuwa mtu ambaye nikisema mi ni mtu kama kiongozi, mi ni mtu ambaye najua kufunza watu, mi ni mtu ambaye najua kutumikia watu, mi ni mtu ambaye najua kuhakikisha watu wanapokuwa pahali wapo, yaani wanaeza kusaidiwa na wanaeza kusoma kupitia kwangu. Mi ni mwalimu ambaye nina subira, mi ni mwalimu ambaye nafunza watu kwa njia nzuri, kwa upole na pia kwa ukarimu. Na huwa sina maneno nyingi na watu.

Juisi gani ya matunda ninayoipenda? Juisi ambayo naipenda naeza kwa uhakika ni juisi ya Ndizi na parachichi. Hii ni juisi ambayo ninapokua nyumbani naitengeneza vizuri na nimependa juisi hii tangu niwe mtoto mdogo na imekua rahisi kwangu kuweza kuikunywa, pia unaona inanisadia katika ngozi yangu, kuniongesea damu na pia ni juisi ambayo ina ladha nzuri, hupati kwamba unapokunywa unasikia uzito katika tumbo yako, huwa inakusaidia katika kuenda pale msalani, usiwe unapoenda haja kubwa hupati kwamba una shida ya kuenda haja kubwa, na pia napenda kuikunywa wakati wowote kama vile asubuhi, mchana, ama pia jioni sana sana wakati ninapokua kwangu, nimeweza kutulia, nikitazama runinga nikinywa. Pia naeza kuambia juisi hii kwangu mimi imekuwa na manufaa mingi kwa sababu kwanza si bei ghali. Ninapoenda pale sokoni parachichi na ndizi ni bei rahisi. Na hasa ninapoikanganya natumia parachichi ndizi na maziwa. Huwa siongezei sukari kwa sababu ndizi yenyewe unapata ina sukari yake ile ya kawaida. Naeza himiza mtu yeyote anayetaka kujaribu hii juisi ajaribu na ataniambia kwamba ni tamu.

Swali ninauliza na sherekea siku yangu ya kuzaliwa vipi. Naeza sema kwamba siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya furaha kwasababu naweza kushukuru kwamba nimepata kuona mwaka mwingine. Siku ambayo naichukulia kiholelaholela. Siku ambayo unapata. Nina furaha nyingi na furaha tele. Pia naeza sema siku ya kuzaliwa. Ni siku ambayo unapenda kuungana pamoja na familia yangu. Marafiki zangu Mchumba wangu. Ile tuweze kumshukuru mungu kwa mwaka mwingine. Kitu ingine ambayo nasema ni kwamba. Katika pale siku yangu ya kuzaliwa. Mi ni mtu ambaye kwa hakika acha tu niseme Napenda kuvaa nguo vizuri ni jipambe nivae bangiri nivae vipuli Rinda nzuri ni pige picha mzuri Pia katika sherehe ya kuzaliwa hapakosi keki Kwa sababu keki huwa inasimulia sherehe nzuri Pia chakula nzuri huwa haikosi kwa sababu unasherekea wakati mzuri Kwa hivyo, mimi naeza sema, siku yangu ya kuzaliwa siku ambayo naipenda kwa zaidi.